Naam, mimi nagawa taka zangu kwani naelewa umuhimu wa kugawa takataka. Ni muhimu kugawa takataka kwa sababu inasaidia kulinda mazingira, inasaidia kuzuia mgonjwa tofauti tofauti yanayosababishwa na uchafu. Pia inaeza kusaidia kuleta kipato katika nyumba yangu. Kwa sababu katika inchi nilio, taka zingine ambazo haziezi oza kama vile plastiki, chuma, tunazipeleka katika mahali ambazo zinaeza tumika kurejelea. Hivi tunapata pesa kupitia njia hii. Alafu, taka zinazooza, tunazieka na zinaeza kuoza na tunatumia kama mbolea, tunazotumia kukuza vitu tofauti tofauti kwa mashamba zetu. Alafu pia kuna taka hizi zinazo hatarisha, hizi taka hatarishi kama vile madawa. Kwa nyumba yangu dawa zikibaki mimi hutafuta namna ya nitakavyo zikusanya na niyeze kuziondoa ili zisilete madhara kama vile mtoto anaeza chukua na aeze kukula na inaeza kumdhuru. Kwa hivo kugawa takataka ni jambo ambalo nalifanya. Ili nitunze mazingira yangu, ninapoishi pawe pasafi. Ili nieze kuzuhia hatari inayokuja pamoja na taka, inayo kuja kwa sababu ya kuachilia taka iwe mahali popote. Pia inanisaidia pia kuleta kipato katika familia yangu. Ninaporejelea bidhaa kama vile plastiki na napata. Kipato changu. Kwa hivyo kugawa takataka ni jambo ambalo mimi hulifanya.

Napendelea pahali pa kelele kwani, ukiwa kwa pahali pa kimya, unaeza kuwa na msongomano wa mawazo, unafikiria zaidi, lakini ukiwa pahali palipo na kelele, unaeza kujihusisha na wenzako, unajihusisha kwa vitu kama vile mziki, unasaidiana, unapunguza mawazo. Pia ukiwa katika pahali pa kelele, unaweza kukumbuka matukio tofauti, tofauti yeliyofanyika katika mda uliopita. Kwa hivyo inasaidia kuimarisha ukumbukizi wako. Pia inaweza saidia kuelewa hisia za wenzako mulio karibu nao. Hili ni tofauti na ukiwa pahali pa kimya. Ambapo huna watu ambao unahusiana nao. Pia ukiwa katika pahali palipo na kelele unaweza kuongeza furaha kwani watu waliopo wanaeza kuchangamsha na kukupa furaha. Ukiwa pahali pa kelele unaweza kukabiliana na upweke kwa sababu kuna vitu vingi vinavyofanyika ambavyo vitakusaidia kuondoa mawazo kwa mambo ambayo yanakusumbua. Ukiwa katika pahali pa kelele pia unaeza kujihusisha na watu tofauti tofauti Hivo unaeza kuunda marafiki wapya.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu inatusaidia kubadilishana mawazo na ujuzi. Hii inaleta uzoefu na maarifa tofauti tofauti katika kazi ambao tunaifanya. Pia inasaidia kugawanya kazi, tunaweza kumaliza na kukamilisha kazi kwa haraka. Kama jambo mbalo ni ngumu kama ningekuwa nafanya peke yangu. Inatusaidia kujifunza mambo mapya kwa sababu watu tofauti tofauti wanaleta maarifa mapya. Pii inasaidia kujenga umoja na mahusiano katiyangu na wenzangu. Kwa sababu tunapo shirikiana, tunaweza kukuzana, tunaweza kuelimishana hii inaleta uhusiano mwema katika mimi na wenzangu. Inaeza kupunguza mzigo wa kazi kwa sababu tunapo gawanya majukumu kazi inakuwa rahisi na inafanyika kwa wakati. Inasaidia kuboresha maamuzi kwa sababu tukiwa na tukiwa wengi tunaweza kujadiliana hoja na kuweza kuja na mawazo ambayo tumekubaliana inasaidia kuongeza ubunifu kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya na mbinu tofauti tofauti ya kutatua matatizo Pia hii inanisaidia kujiandaa katika kuingia kwa mazingira hailisi ya kazi ya ambapo sitakuwa nafanya kazi mwenyewe nitaweza lazima nishirikiane na wenzangu katika sehemu za kazi kazi na hii inasaidia kuunda timu.

Napenda kuandika kutumia kompyuta. Kinachonipendeza sana na kompyuta ni kwa sababu ni rahisi na ni kasi kutumia keyboard yangu. Naeza kutype haswa ninapohitajika kuandika ujumbe murefu. Hii husaidia kuokaa muda kwani ningekua natumia kalamu na karatasi ningechukua muda zaidi. Pia ni rahisi kurekebisha ninapofanya makosa na kubadilisha mambo lakini kama ninatumia kalamu na karatasi hiyo itaongeza muda zaidi na itafanya nimalize kazi ninayoandika na nichukue muda zaidi. Pia ni kutumia kompyuta ninaeza kuandika vitu vizuri na ni safi Kwa sababu siitaji kufuta ili nirekebishe Hii ni tofauti sana na kutumia kalamu na karatasi Kwa sababu nikikosea itabidi nivute tena alafu niandike tena vizuri Hii itafanya nichukue muda zaidi Pia ni raisi kuhifadhi na kushirikisha wenzangu, ninaeza kuprinti kazi yangu na nikaeza kupea watu kadha Hili ni gumu sana kulinganisha na kuandika kwa kalamu na karatazi kwa sababu itachukua muda zaidi kuweza kupiga picha na kuweza kushirikisha watu wengi Pia ina cha muhimu zaidi ni hati ukitumia kompyuta inaokoa muda zaidi ni rahisi kutumia unapata kazi safi unashirikisha watu wengi na unaweza kutuma kwa urahisi ambalo ni jambo gumu kama ungekuwa unatumia kalamu na karatasi kuandika ujumbe wako.

Mimi ni mkulima wa mahindi. Kwa hivo kuongeza uzalishaji wangu, silimi mahindi peke yake ninapopanda mahindi yangu. Ninapanda mahindi pamoja na maharagwe. Maharagwe huwa na v. Huwa na madini ambayo yanasaidia mahindi yangu kumea kwa yakiwa na afya njema na kueza kuzaa mahindi mengi yalio makubwa. Kwa hivo, licha ya kuwa na manufaa ya mahindi pia nakuwa na manufaa zaidi ya maharagwe ambayo nilipanda pamoja na mahindi. Kwa hivo, baada ya kupanda mahindi yangu, mimi huyasaga na kuwa unga. Unga ambao mimi huuza na inaniletea mtaji zaidi. Pia niko na maharagwe ambayo nilipanda pamoja na mahindi. Alafu kinacho nionge pia nje ingine ninayotumia kuongeza uzalishaji ni ati pia. Niko na ngombe wa maziwa. Ngombe wangu wa maziwa hutumia hutumia mti wa mahindi wakati mahindi yashavunwa na yameshakomaa. Hili linanisaidia kuongeza ukuzaji wa maziwa kwa sababu mti wa mahindi huwa na huongeza maziwa kwa ngombe. Pia yale mahindi yalioharibika wakati nilipo wakati wa mavuno natumia kusaga na ninapea ngombe zangu kama unga. Hii inanisaidia kuongeza kipato cha maziwa ambacho ninapata kwa sababu ya kupanda mahindi. Hivo ndivo naongeza uzalishaji wangu, napata faida ya maharagwe, napata faida ya maziwa, napata pia faida kutoka kwa mmea yangu ya mahindi.

Napenda kuvaa rinda sana sana Ingawaje napenda kuvaa rinda pia mimi ni mpenzi sana wakovaa suruwali Mimi nafurahia wakati ninapovaa suruali pana hii inanisaidia kuweza kutembea nikiwa sijakazwa na nguo yoyote kwa mwili natembea nikiwa nimefurahi mwili unaweza kupumua sihisi joto sana mwilini Pia napenda sana kuvaa rinda. Rinda linanifurahisha linavyo. Ninapoliva lina nipendeza navaa na kuwa na muonekano wa mvuto sana. Rinda linanifurahisha wakati ninapoweza kuvaa naweza kuliganisha rinda na viatu na bangili kwa mkono na ushanga kwa shingo langu. Hili unifurahisha zaidi, ninapo toka nje na kupendeza nikiwa nimevaa rinda Wakati ninapo taka kutembea kwa muda mrefu ama kama vile kutembea nikipanda milima nikienda nikitembea tu kuzuru tu mazingira na pendelea kuvaa suruwali ambayo nipana na hii na nisaidia inaniwezesha kutembea kwa urahisi. Ninapo panda mlima hainikazi, hainizui kufanya mambo zangu. Hiyo pia inanifanya nipende sana kuvaa suruali ambazo nipana. Rinda napenda nikivaa nikienda kazini, nikienda kanisani. Ambapo ninahitaji kuwa na ule muonekano wa heshima kwa wenzangu. Kwa hivo napendelea wakati ni navaa rinda pia na navaa suruwali pana hizo ndo nguo nizipendazo.

Naam, napenda sana kucheza na watoto. Watoto ni viumbe vidogo ambao wanafurahisha sana unapoka nao. Ule uso wao wa uchefu na tabasamu hunifurahisha zaidi. Kila wakati ninapocheza na watoto nahisi moyoni mwangu raha na furaha isiyo na kifani. Watoto huwa wazuri. Wanapo kufuata wanakusikiliza, wanaangalia mambo ambayo unafanya na wanafurahiya zaidi mkicheza nao. Mimi sana sana napenda kwenda kanisani ambapo ninaeza kucheza na wale watoto wadogo nikiwafunza pia mambo kuhusiana na dini ambayo mimi hushiriki. Wao hufurahi sana na hunisikiza kwa makini wakati ninapowaeleza mambo kwa sababu wananiona mimi kama ni mmoja wao Mimi hucheza nao, huwafurahisha na wananipenda sana Pia napenda kucheza na watoto nikipatana nao nyumbani kwangu wakati nimetoka kazi Napata kama bado wanafanya shuguli zao tunafanya shughuli alafu nawasaidia kufanya shughuli moja na ingine Alafu tunaendelea na tunacheza kidogo kabla hawajapumzika kurudi makwao Watoto hunipenda sana Mimi naye hufurahi sana ninapocheza nao Inanikumbusha ule wakati pia mimi nilikuwa mdogo na wazo hili hunijaza raha sana moyoni na pia nashukuru, nahisi shukurani wanapo kuja kwangu na wazazi wanaruhusu mimi niweza kucheza na wanao. Jambo hili hunifurahisha kwani watoto wanafaa kujua kuishi na watu, wanacheza, wanafanya majukumu yao na pia wanafanya wakiwa wamefurahi.

Lengo langu la muda mrefu katika kazini ni ati nataka ni zidi kubobea kwa taaluma na umarufu niwe na uwezo na umaarufu wa kuweza kufanya jambo ambalo ni lalo lifanya. Pia ningependa kuingia katika kuweza kufungua hospitali yangu niweze kupena huduma zangu kwa hospitali yangu binafsi. Hili ni lengo ambalo nimekua nalo na nitalitimiza wakati muda utafika. Kwa hivo sasa hivi niko tu ninajikaza kuhakikisha kwamba nime pata umaarufu na nimeweza kuzoea na kuwa na uzoefu na kuwa na umahiri sana katika kazi yangu. Ili niweze kufikisha malenge yangu niweze kufungua hospitali moja kubwa ambayo itakuwa inaweza kusaidia kutibu saratani na kupeana kupeana usaidizi katika nyanja hiyo Kwa hivu nataka lengu langu la mbda mrefu ni kufungua hospitali yangu kibinafsi na kupeana huduma za kutibu kansa kutibu.

Tukio ambalo ni muhimu sana kwa maisha yangu, ilifanyika nikiwa umri wa miaka sita, ambapo wazazi wangu na ndugu zangu wakubwa waliketi, wakakaa wakakubaliana niinge shuleni nisome ili niweze kuwafaidi katika siku zijazo. Ni mamangu alijitahidi sana akanipeleka katika shule la chekechea ndugu zangu wote wakaenda wakafanya kazi ili nieze kufanikisha malengo yangu ya kueza kusoma ili niwe daktari mkubwa Kwa hivyo tukio hilo lilinifurahisha ili kuelewa zaidi kwetu tumetoka katika familia maskini sana shamba shamba letu halingeweza wazazi wangu hawakuwa na uwezo waku kutupeleka shule sisi wote. Kwa hivo ndugu zangu wazazi wangu kukaa pamoja katika kikao kimoja na kukubaliana ati wanipeleke shule ili nikaeze kubadilisha kubadilisha maisha yangu ya siku za usoni pia na maisha yao ilinifurahisha sana. Nami nilijitia jitihada ili nihakikishe kwamba katika tukio lolote nitakalolifanya, nitaweza kufikisha malengo yangu. Kwa maana walijitolea wote wazazi bila uwezo, ndugu zangu bila uwezo kuwa, pia ati wao wenyewe wangeenda shule, wakaamua mimi, wote wajitolee, washikamane mkono, waweze kunipeleka shule, wakanilipia, na kutoka niingie shuleni, hadi nikamilishe masomo yangu, sikuwahi enda nyumbani kwa sababu nimekosa karo. Si kwamba wazazi wangu walikuwa na zaidi lakini ni ile kujitolea walijitolea wakiwa na matumaini ya kwamba nikimaliza masomo yangu nitakuja kuwasaidia.

Naam, naeza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawaje, teknolojia imekua kiungo muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Naeza kwa uhakika kuishi siku moja bila mazingira. Naeza kaa nitamani kutembea siku moja natembea katika mazingira na nayafurahiya mandhari na kwa hakika naeza kukamilisha siku moja bila kutumia teknolojia ingawaje ni muhimu kwa simu, kwa umeme, televisioni Kwa kutusaidia kwa mazungumzo, kwa kusambaza taarifa, kwa kujifurahisha Lakini kwa hakika naeza kuishi siku moja bila teknolojia Lakini inaeza kuwa swala ngumu sana kuzingatia nimeshazoea teknolojia kwa sababu kila siku, unapotoka kutembea unahitaji usafiri wa gari unapoishi kwa nyumba unahitaji kutazama televisheni unahitaji kuosha nyumba kutumia kutumia bidhaa tofauti tofauti zilizoundwa na teknolojia. Unahitaji rununu kufanya jambo moja ama lile Lakini kuna wakati unaeza hitaji kuenda kurudi, kutulia mahali katika mandhari, ukae utulie, utazame nyota Utembee, kwa hakika naeza kuishi siku moja bila teknolojia.

Kwa hakika, mimi sio mpenzi wa michezo ya ubao. Mimi ninafuraia michezo inayohusiana na kuchangamsha mwili kama vile jimu, soka. Hiyo ndiyo michezo ambayo mimi huifurahia. Michezo ya ubao, kwangu huwa yana hayanichangamshi, natulia, michezo kama vile chesi hainifurahishi, hainipi raha ambayo ningepata ngekuwa nacheza michezo mengine Kwa hivyo mimi sio mpenzi wa michezo ya ubao sana sana nafurahia kutoka nje nikimbie soka michezo ambayo inahusisha kuchemusha misuli hiyo ndiyo mimi hupenda lakini mchezo ya kuchemsha akili naipenda napenda kuucheza kidogo lakini sio sana kama michezo hii mingine.

Jambo muhimu ambalo limenisaidia sana katika kushughulikia udhaifu wangu ni la kwanza nimeweza kukubali na kueza kutambua udhaifu wangu. Kwa hivyo nimeeka malengo madogo madogo na yanayoweza kupimika ili niweze kuhakikisha nimerekebisha madhaifu haya. Pia nimetenga, pia nyakati hizi ni rahisi kupata masomo na kujifunza kupitia teknolojia. Kwa hivo, kutumia teknolojia, naweza kutenga wakati na kujifunza na kuongeza ujuzi ili kuhakikisha madhaifu yangu na naendelea kujikuza kutokana na madhaifu yangu. Pia wakati ni napo jipata katika suala ama nimekosea, kwa kweli mi hukubali kurekebishwa na kufanya jitihada zangu ili nikubali ili nieze kujifunza kutokana na tukio. Pia mimi huomba sana sana msaada kwa lile jambo ambalo napata kuwa sina uwezo. Mimi huomba msaada wakati na ushauri kwa ile jambo mimi hupata nina udhaifu kwalo. Pia, baada ya kujifunza kupitia teknolojia, ninafanya mazoezi ili kuhakikisha, niko na maendeleo na siko pale kama nilipokuwa mwanzo. Ninajitahidi na nafanya mazoezi ilikurekebisha makosa yangu na kurekebisha makosa yangu. Kwa hivyo hizo ndio mbinu mi hutumia kushugulikia udhaifu wangu kazini.

Mimi ni mpenzi wa viatu vya mpira. Vyatu hivi huwa vye pesi sana ni napo kuwa nikitembea. Hivo maramingi ni napo tembea huwa sichoki nikiwa ni mevaa vyatu za mpira. Vyatu hivi pia ni bei nafuu una poenda dukani kununua utadipata kwa bei raisi. Kwa hivo hii ina niwezesha kuwa na vyatu vingi vya mpira. Kwa hivyo kila wakati ninaeza kuchokea na kiatu vyatu vipya mara kwa mara kwa sababu bei yavyo ninafuu. Pia vyatu vyampira husaidia miguu yangu kuifathi miguu yangu hua inasalia iki wa safi na imetulia bila kufinywa wala kuchoka. Vyatu vya mipira hunifuraisha sana ni napo tembea huwa havina mambo mingi vimetulia Vyatu vyenyewe ni raisi kutembea na vyo vyo unaenda kazini vyo unaenda matembezi yako Huwa ni vyatu vya kila mahali Pia vyatu hivi hu nifanya huongeza mwonekano wangu kwa sababu miguu yangu ni napo uvaa viatu huwa utokea kupendeza zaidi ya nikivaa viatu vya haina ingine Vyatu hivi pia hunifuraisha kwa sababu ni viatu utavipata mahali popote humo inchini ninamoishi na utavipata na ni rahisi kukaa na vyo ukiwa kwa nyumba ukiwa inje kutembea Kwa hivyo ni viatu vya kila mahali na kulingana na kazi ninayoifanya mle hospitalini, vyatu vyaraba vinapendwa sana na mimi na pamoja na madaktari wenzangu kwa sababu ni vyepesi, unapo vifaa hu choki, alafu vyatu zenyewe vimefunikwa kila mahali kwa hivyo ata huwezi mwagikiwa na damu ama dawa ya wagonjwa. Kwa hivyo ni vyatu ni navyo vipenda sana.

Mwezi wa mwaka ambao mimi huupenda ni mwezi wa disemba Wakati huo mambo mingi hua yamefanyika katika mwaka ukianza hadi mwaka ukiisha Kwa sababu huu ndo mwaka mwezi wa mwisho kwa kalenda watu wengi hua wamefurahi na nyoyo zao hua zimejazwa na shukurani Kwa ipo watu wengi hua katika ile hali ya kutulia, kufurahi na kusherekea ni ule msimu watu hujihisi wako na ile roho ya kusaidiana, kupeana, wako wamefurahi. Kwa hivyo mi mwezi ambao hufurahia sana kwa mwisho wa mwaka. Huwa ni huwa wa mwisho wa mwaka ambao ni disemba. Mwezi huu katika kampuni, katika maduka ya kuuza vitu, kila mahali unapotembea. Unapata nyuso zimefurahi, watu wa mefurahi, wanakukaribisha, wanakualika kama unafanya kazi kwa kampuni, mnapewa marupurupu, munapewa zawadi Kwa hivyo huo, huo mwezi wa kuzawadiana na kufurahia Kinacho pia nifuraisha sana, ni ya kwamba ati ni ule mwezi tunafuraiya na kuwa na kumbukumbu ya kuzaliwa kwa yesu Mimi ni Mkristo kwa hivo mwezi huo mimi hua nimefurai kwa kuzaliwa kwa mwkozi Yesu Kristo na jambo hilo hunijaza na furaha sana. Pia mwezi huu ndo huwa mwezi unahitimisha mwisho wa mwaka kwa hivyo watu wengi huwa katika hile hali ya kufurahi na kushukuru pia ni huu ndo mwezi familia mingi hupatana kwa pamoja wanaungana mwaka mzima huwa umepita lakini ikifika mwezi wa disemba watu hufurahiasana kwa kuungana pamoja na familia zao kusherekea sikuku hio.

Najilinda kutokana, jinsi ninavyo jilinda kutokana na vitisho vya mchandao ni kuhakikisha, vichapishi tarifa yangu binafsi waziwazi. Mambo yangu ya nao ni husu kama vile kazini, ninakoishi, hii ni tarifa yangu binafsi na nahakikisha kwamba, Sichapishi tarifa hii kwa watu waziwazi ilikuwebukana na watu wanao wenye watu wenye nia mbaya kwa simu, kwa wenye nia mbaya mtandaoni. Pia, najifunza kutambua watapeli. Simu yangu, rununu yangu na vitu na vyombov yangu ni na vitu mia kuingia mtandaoni na vichunga na na hakikisha kwamba. Simu yoyote inayopigo na watapeli haingi kwa simu yangu, kwa rununu yangu. Pia, ninajielimisha pindi kwa pindi mbinu mpia za usalama ili niepukane na watu wanao wenye ni ambaya. Pia bada kutumia simu yangu, bada kutumia vifaa vya kifacha mtu mwingine na hakikisha nimetoka ili hasitumie, ili hasitumie, ili hasingie na kutumia simu, kutumia niliko kuwa nimeingia vibaya na akaweza kunitishia. Pia ninapuka kutumia teknolojia ya mawasiliano isio tumia waya ya uma ili kuhakikisha sina hakuna mwanya wakuwaruhusu watapeli ama watu wenye niaya kunitishia kukunifikia. Kwa hivyo na hakikisha situmi ya uma. Pia na tumia nyuila imara kuhakikisha mtu hawezi kufikia simu yangu ama vyombo vyangu vya mtandao.

Napenda kuandika kuliko kuongea. Ninapoandika, ninaweza kupanga mawazo yangu ambayo haitaadhiriwa na vitu, watu, ama kitu chochote kinachofanyika kando yangu. Jambo hili huu niwezesha kutulia na kuyatambulisha mawazo yangu. Jinsi nilivyo taka yatambulike. Kuandika pia hunipa muda na wakati wa kuweza kuandika kila kitu pole pole kwa umakini na kuhakikisha hoja ninayotaka kuwakilisha imefanikiwa.

Ninapo fanya kazi na timu mbali mbali. Mimi huhitaji sana kuwa na ujuzi wa mawasiliano. Hili uniwezesha kusikiza maoni ya kila mtu na pia kutoa maoni yangu kwa lugha staha ili kuepuka migongano. Migongano inapo fanyika mimi hutumia mazungumzo ya busara ili kutatua migogoro na kuhakikisha sisi wote tunafanya kazi katika mandhari na mazingira inayodumisha heshima na heshimu pia tofauti za watu mbali mbali kimtazamo, kitamaduni na uwezo wa kitofauti Pia niko tayari kushirikiana na wenzangu kuomba msaada inapo hitajika hili hukuza ufanisi katika timu yetu tulioiunda Pia kuelewa majukumu ya kila mmoja hili kazi isikose mwelekeo ama kurudiwa rudia hili hupunguza wakati wa kufanya kazi na pia hukuza ushirikiano na jifunza pia kudumisha mtazamo chanya ambayo huimarisha morali katika timu Najifunza kuendana na mazingira bila kupoteza ubora wa kazi Pia niko tayari kushirikiana na wenzangu Hili inisaidia kuwa katika mazingira ambayo kila moja hako tayari kusaidiana na mwenzake hili husaidia kukuza umoja watimu Pia mimi najifunza Pia mimi husaidia sana wakati wa migogoro inapo jitokeza na kuhakikisha suala hilo li metatuliwa kwa umaarifa unaofaa.

Mwaka mpya ni moja kati wanyakati, ni moja wapo wanyakati ambazo nizipendazo. Huo ni muda wakua na nafasi ya kuanza mwaka upya. Kuanza kuu, uko na nafasi ya kurekebisha yale makosa uliyafanyo mwaka ulio picha. Ukona muda wakuweza kuendelea kikazi, kufafanua njia mpya kuweza kujiendeleza. Kwa hivo, mwaka mpya mimi husherehekea kama siku ya kuzaliwa, yaani mambo mpya ya nazaliwa. Mwaka mpya pia mimi husheherekea pamoja na familia yangu, tunapika, tunakula na tunashirikiana. Tunapo agana tunatakiana kila mtu awe na mwaka uliwao na manufaa na baraka na ufanisi mkubwa. Pia katika sherehe mwaka mpya sisi huungana katika kanisa na kushukuru mungu kwa kutuezesha na kutubariki kwa mwaka uliopita na kufurahia kwa mwaka mpya ambao kutuezesha kwa na nafasi nyingine ya kujaribu tena. Kujaribu mambo upya, kufanya mambo kadri yanavyofaa na kurekebisha makosa ambayo tulia pata mwaka uliyopita Hua ni wakati wa kusherekea kama kuzaliwa kuaanza jambu jipia mwaka mpya kwa hakika huwa ni mwaka wa furaha Tunapo anza hua ni siku ya furaha, siku ya yenye matamanio na matarajio makuu siku hiyo huwa ni siku ya furaha bila wasiwasi wowote kwa ni kila mtu akona tamaa na lile tamanio la mwaka mpya utamwemdea vizuri kwa hivyo sisi husherehekea mwaka mpya kwa mbwebwe pamoja na familia na jamii sote.

Mchezo nipendao kuucheza ni mchezo wakadanda. Mchezo huu ni furaisha kwa sababu huleta msisimko. Siyo tu kwa mimi mchezo mbali pia kwa wenzangu wanao ni mitazama ama wale wanao keti mashabiki wanao keti kutazama mchezo. Goli lilapo fungwa wao hufurahia, husherekea na jambo lingine linayo nifurahisha na mchezo huu ni kwamba ni mchezo ambao huwezi tabirika. Magoli anavyofungwa yanaeza, badilika, mfumo, mara yote. Kwa hivu ni mchezo ambao unateka hisia za wazamaji wake. Pia mchezo huu huunganisha watu, watu wengi kuja kucheza na pia mchezo huu siezi ucheza peke angu, mimi ucheza na wenzangu na kuhufurahia. Pia mchezo huu ni raisi kuelewa na kucheza kwa sababu sheria zake si mingi na ni raisi kuzikumbuka na kuziheshimu. Pia kitu kingine niati mchezo huu nizaidia kudumisha nidhamu kwani lazima niende nijifunze nifanye mazoezi ili niwe bora katika mchezo halisi. Pia mchizo huu uongeza stamina, kuboresha afya ya moyo kwa hivo pia hukuza afya na kupea mtu mwili ambao huko na nguvu. Pia uweza kuhukuza uwezo wakujiamini. Mimi ninapofunga magoli, husikia nikiwa na nimejiamini na kufurahi na pia najua ninaeza kufanya jambo. Pia mchezo huu unizaidia sana sana kupunguza mawazo, ninapocheza, ninapokuwa uwajani mawazo yote ama msongamano wa mawazo yote ambao nilikuwa na huondoka na ninabaki kutulia nikiwa nimefurai.

Kumbukumu mzuri ambalo niko nalo kutoka utoto ni siku ambayo nilikuwa naenda shuleni. Nilikuwa naenda shuleni naandamana pamoja na kaka yangu. Tulikuwa katika darasa moja. Kaka yangu alikuwa mwema kwangu, ananitunza, ananichungia vitabu, ananipa kalamu wakati ninapo poteza. Lakini kuna hili kumbukumu ambalo kila wakati nikitipo na furahi na kujitabasamia mwenyewe. Ilikuwa ni wakati wa mafuriko ama maji yakinyesha uko kwetu yalikuwa yanasimama maji hayatembei Kwa hivo kama hukua umebeba viatu vya kuingia kwa maji Ungeloa miguu na uhisi baridi Sasa ikafika wakati moja Tulikuwa darasani mvua ikanyesha na maji yakasimama na kuhu na haya kuweza kuenda Kwa hivo ilikuwa ngumu kwa watoto wadogo kuweza kutoka shuleni waende manyumbani kwao nakumbuka hiyo siku kaka yangu ambaye kwa kwa umbo mwili wake ulikuwa mdogo sana kwa wangu alinibeba mgongoni mwake moja kwa moja hadi akanipeleka nyumbani tukio hili unifuraisha hadi wa leo naketi hivi na shukuru kaka yangu kwa kunipenda na kujitolea, mhanga, kuhakikisha kwamba Mimi sikuweza kuyakanyaga yale maji machafu Nilitembea vizuri, nilibebwa, akanifikisha nyumbani salama salamini Kwa hivyo, tukio hili ni la muhimu maishani yangu Inahimiza undugu na jinsi familia zinavyo kuwa na upendo miongoni mwa watoto wa mama moja Kwa hivyo, hilo ndio tukio ambalo lilikuwa nzuri sana utotoni mwangu.

Nyama niipendayo zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku ipikwe kwa njia zozote. Iekwe itumbukizwe ndani ya mafuta, ikarangwe kwa supu, ikaushwe ndani ya, ikaushwe, mimi hufurahia sana kuila kuku. Kuku kwetu ni mnyama ambao unam anapatikana kwa urahisi. Kuku ni rahisi na ni rahisi kumpata kwani ukienda kumnunua utampata kwa bei nafuu. Lakini kinachonifurahisha sana na mbona napenda sana kula nyama ya kuku. Ni ule utamu na pia hunisaidia sana mtu kama mimi ambaye anapenda kufanya mazoezi ambayo yanahitaji mwili wangu kuwa na misuli. Kwa hivyo, ninapokula kuku, hunisaidia sana kuweza kupata matokeo, ninayotaka wakati ninapoenda kufanya mazoezi. Kuku huku kumpata, tunafuga wenyewe, lakini pia kama wetu hawajekoma, tunaweza kununua kwa sokoni ambapo unawapata kwa bei rahisi. Kuku ni nyama ambayo haiwezi kawia kwa mda kwa hivyo unahakikisha, kwa hivyo unahakikisha, kula nyama ya kuku hukuhakikisha kwamba usalama wako umeangaliwa kwani kuhifadhi nyama ya kuku ni ngumu. Kwa hivyo, wanawachunga, wanochinja kuku, huhakikisha, wameuza kuku, wato waliochinja, kabla ya kuchinja wengine wapya Kwa hivyo, inahakikisha nyama ya kuku ni nayo ila, ni nyama safi, ni nyama ambayo haiezi, nidhuru, kimwili Napenda sana kuila kuku, ikiwa kwa supu, nikila pamoja kwa wali, hunifurahisha zaidi na huwa tamu zaidi na mi hufurahia ni kila kuku.

Somo nililolipenda sana katika shule ni, lilikuwa somo la kingereza. Kingereza ni somo ambalo lilinifurahisha kwa upana wake na kwa uwezo wa na mimi kuweza kuji kuyaeleza mawazo yangu kwa kingereza ilinipea furaha sana. Kwani nili kwa kingereza walikuwa wanatufunza kuhusu nyimbo kuhusu ubunifu. Kuhusu jinsi ya kuongea kwa lugha sanifu na lugha maalumu. Kwa hivyo ilinisaidia sana kuweza kujua kuwasiliana na watu na kuweza kujinsi ya kuongea na mtu na mwingine. Pia ilinisaidia sana haswa kwa ule kwa ule wakati wakuandika maneno ya ubunifu. Kama vile shairi, nyimbo, hadithi, nilikuwa napenda sana shairi na hadithi pia za kubuniwa hadithi zozote zilikuwa zinanifurahisha. Kwa hivyo somo, nililolipenda sana ni kingereza kwa sababu ilikuwa na hadithi nzuri, nikuwa na funzwa jinsi ya kuongea, na funzowa jinsi ya kutumia maneno yangu na kuwasilisha ujumbe wangu kwa lugha ya kingereza. Pia nilikuwa nalifurahia somo hilo kwa sababu lilikuwa linafanya somo zingine nilizo kuwa nazifanya shuleni ziwe rahisi. Kwani isipokuwa somo la kiswahili, masomo hayo yengine yalikuwa yameandikwa kwa lugha ya kingereza. Kwa hivo, mimi kupenda na kufunzwa kingereza ilikuwa inafanya kumasomo yangu yawe rahisi sana. Na pia nilikuwa nafurahia wakati nilikuwa nafanya somo hilo.

Mkate niupendao ni mkate wa ngano. Mkate huu huvutia kwa ladha yake ya kipekee. Utamu wake hunifurahisha na kudondosha mate kwa mdomo wangu. Mimi hupenda kuula kila asubui ninapoamka kama staftahi yangu. Mkate wa ngano huwa tu si mkate tu wa kula unishibishe bali ni mkate wenye faida mingi za kiafya. Mkate huu hunifanya niwe na nguvu mchana mzima kwa zile. Sukari zilizo ndani ya mkate huu hunichangamsha na kuniwezesha kushinda mchana mzima nikiwa na nguvu ya kuweza kufanya kazi. Pia, mkate huu kwa sababu umeundwa na ngano ilio nzima, hunisaidia sana katika, husaidia mwili wangu katika ile hali ya kusaga chakula. Ninaweza, inanisaidia sana na kuzuia maradhi mbali mbali kama kukaukiwa na choo. Chembe chembe zilizo ndani ya mkate wa ngano, hunisaidia pia kuwa na nguvu na kusaidia katika usagaji wa chakula. Pia mkate wa ngano hunisaidia sana huwa na manufaa zaidi kuliko mkate ule mweupe kwa sababu ngano husaidia sana katika kutengeneza choo hivo inakusaidia kuenda choo mara kwa mara. Pia mkate wa ngano husaidia kukupa ile hisia ya kujaa, yani umeshiba kila wakati. Kwa hivyo ukila mkate tu wa ngano umeshiba na uko na ladha tamu na uko na manufaa ya kiafya kwenye mwili wako.

Mimi huenda hospitali mara sita kwa wiki kwa sababu nafanya kazi hospitalini. Mimi ni daktari wa picha kwa hivyo. Mara mingi mimi huingia kazini kutoka jumatatu hadi ijuma na mara zingine hadi jumamosi. Kwa hivyo mimi hospitali huenda mara mingi. Lakini kuenda kuangaliwa ama kuhudumiwa kama mgonjwa, mimi huenda mara tatu. Naenda mara tatu kwa mwaka hili ni kuenda kufanyiwa ukaguzi wa saratani na kuangaliwa meno na kuangaliwa matiti, kuangaliwa kukaguliwa saratani ya matiti. Kuenda hospitali kukaguliwa, husaidia sana ili kuzuia ugonjwa kuenea kabla ya kugunduliwa mapema. Ugonjwa ukigunduliwa mapema ni rahisi kuutibu. Kwa hivo, mimi huitembelea kituo cha hospitali, mara tatu kwa mwaka. Pia, kwa hizo mara tatu mimi huenda upo dawa za minyoo. Hii hunisaidia kuimarisha hafya yangu kuzuia kuwa na minyoo mingi tumboni mwangu ambayo inaeza leta maugonjwa. Pia ninapo enda ninapo tembelea hospitali mara hizi tatu. Hunisaidia pia kuweza kuhamashisha wanawake wenzangu ama watu wenzangu tunaoishi katika jamii waje. Waende pia wakaguliwe ili tuweze kuzuia maugonjwa kabla hayajaenea zaidi mwilini. Kwa hivyo mimi hupenda tiba ya kuzuia kuliko tiba ya kutibu ugonjwa.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, mimi hutulia na kagua kwa fanyi kazi wenzangu na angalia yule ambaye hana majukumu mingi ambayo anaye yafanya na kwa heshima, mimi humpata na kumuliza kama aneza nisaidia. Pia mimi ninapo hitaji msaada kazini, ninamwendea yule ambaye na hitaji anisaidie kwa lugha nzuri na kumuweleza tatizo langu na kumuambia akiwa na wakati aneza kuja kunisaidia. Pia njia ingine ninayo Pia njia kitu kingine ambacho ninacho kifanya wakati naitaji msaada kazi ni na maliza kazi yangu kwanza naenda kwa yule ambaye naitaja nisaidie na msaidia kukamilisha kazi yake Ndipo tutakapo sisi wote wawili tutakuja kuangalia kazi yangu ambayo nilikuwa naitaji usaidizi na ayo Pia ninapo hitaji msaada kazi ni na ninaita mwenzangu tu kwa njia heshima aje anisaidie kama hakuwa nakichu kingine ambacho alikuwa nakifanya na kama alikuwa nakichu ambacho alikuwa nakifanya na mpa wakati amalize kufanya licho kuwa anacho kifanya ndo wakuje anisaidie na ile kazi ni kuwa naitaji anisaidie nayo. Kwa hivyo, suala hili la kuitaji msaada kazi ni inezanifanyikia mimi ama mwenzangu. Kwa hivyo, nikitaji msada naenda tu kwa unyinyikevu na kwa heshima na naomba usaidizi kwa maana tunapo ufanya kazi katika mazingira moja kusaidiana ni jambo ambalo watu ambalo watu wanaoishi pamoja ufanya.

Sipendi chakula chaharaka. Mimi ni mtu mwenye amezoea kula chakula halisi. Kwa hivyo chakula cha haraka hakinipendezi hata kidogo. Pia mwili wangu hukubaliani kabisa na chakula cha haraka. Ninapo kula chakula cha haraka. Mwili wangu huhisi tumbo kujaa uchovu. Pia, ku nimezoe pia, kulingana na vile chakula chaharaka hupikwa. Chumvi mingi, mafuta mingi, sukari mingi, ladha yake hainivutii sana. Chakula cha haraka huwa kimechakatwa sana. Kwa hivyo, mimi hu hupenda chakula kilicho pikiwa nyumbani ambacho kina viungo halisi, mboga mboga safi, yani mina penda chakula cha asili. Pia, chakula cha haraka kina madhara mingi kwa afya yangu. Huweza hu huchangia mtu kupata maradhi mingi kama maradhi ya moyo, maradhi ya da shinikizo la damu. Pia, chakula chaharaka huchangia sana kuongeza uzito Mara mingi mtu anapo zoe kula chakula cha haraka, anajipata ameongeza kilo kuliko vile alivo kuwa anatarajia ama alivo kuwa anataka. Kwa hivyo, ili kudhibiti uzani wangu na kuhakikisha niko katika afya njema ama hali yangu ya afya iko salama. Ninajaribu kujizuia kula chakula cha haraka na kudumisha kula chakula cha asili ambacho nimezoea kukila toka nikiwa mdogo.

Napendelea mazingira ambayo ya metulia, mazingira safi, mazingira ambayo kuna nafasi kubwa ya watu kutembea ya mtu kukaa na kuweza kuwa nafasi yake ya kufanyia shuguli zake Kwa maana mazingira ambayo ya metulia huwezesha mtu kumakinika kwa kazi yake ama jambo ambalo analifanya mazingira ambayo yako na kelele huleta usababisha watu kupoteza kumakinika wakati wanapofanya kazi zao. Pia mazingira machafu huchangia sana kufanya watu wasipende kazi yao ama wasipende mahali wanapofanyia kazi. Kwa hivyo kuhakikisha mazingira ambapo nafanyia kazi ni pasafi ni jambo muhimu sana kwangu kwani huni saidia sana kueza kumakinika na kueza kufanya kazi ni kiwa nimetulia bila tatizo lolote kunisumbua. Pia mazingira ambapo kuna nafasi inayotosha ya watu kutembea hili unisaidia sana kwani mtu anapo tembea na kukugonga kwa sababu nafasi ya watu kupita ni konde huchangia sana kusonga songa kusumbuka kelele mtu anapo songa Yani inaleta inaeka mazingira ambayo mtu hatamani sana kukaa. Pia napenda mazingira ambapo watu wako wamefurahi. Wametulia lakini wamefurahi. Ambapo hakuna magombano, hakuna majibizano. Watu tu wako wanafanya kazi zao bila kusumbua wenzao. Kwa hivyo mii napenda mazingira safi, watu wanauwelewano, mazingira yenyewe kuna nafasi ya watu kupita pita na pia mazingira ambayo imetulia.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwengine ni kwamba wakati uko katika miaka yako ya ujana, yaani mwili uko na uwezo wa kufanya mazoezi, fanya hadi mwili wako uzoe. Nguvu hii ndiyo utatumia, unatumia kama msingi ya kuweza kuishi siku zako za usoni ambapo mwili utakuwa umedhoofika kwa sababu ya kuongezeka kimiaka. Kwa hivyo, mimi ushauri ambao naezapea mtu mwengine ni wakati uko na nguvu na uko na uwezo na uko na wakati na miaka yako bado ni midogo ama miaka yako ama mwili wako unaruhusu. Fanya mazoezi hadi mwili ukubali. Mazoezi huongeza miaka, huongeza nguvu, yaani ukizeeka hauzeeki kama yule mtu ambaye hajazoea mazoezi. Unaeza kujifanya shughuli zako hata wakati utakapo, ata wakati wa uzeeni wako. Kwa hivyo mimi naeza mshauri mtu. Wakati sahii mtu akona nguvu, aweze kutunza mwili wake. Afanye mazoezi, afanye lishe bora, atunze mwili wake Kwani mwili ndio tu rasilimali ambayo mtu akonayo na kuutunza hiyo ndiyo jukumu tu kubwa mtu amepewa Kwa sababu wakati siku za uzeeni zitakapofika, utakuona jaye nguvu ambayo unatumia sai, utakuwa unaweza nguvu ambayo utakuwa umeshajiundia sai, ndiyo utakayotumia siku za usoni Kwa hivyo mtu asiishi maisha kiholelaholela Usiishi bila hutaki kufanya mazoezi Unakula vibaya huangalii uzito wako Unaongezeka kwa uzito Huchungi Chakula unachokila kinaeza kuletea magonjwa mengi siku za usoni Kwa hivyo mimi na na ningehimiza watu wafanye mazoezi na watimize wazingatie lishe bora.

Zoea nzuri ambalo nimeweza kulijenga ni kuweza kuhuduria ukumbi wa michezo kila jioni ninapotoka kazini. Kweza kuenda katika ukumbi wa michezo, imensaidia kupunguza msongamano wa mawazo, umensaidia kweza kufaidika sana kiafia, mwili wangu umekua na stamina, umekua na nguvu, siku hizi maradhi haini sumbui kama hapo awali, nimeweza pia afia ya moyo wangu umekua sawa Pia msongamano wa mawazo umenipungukia kweli Ninapo kuwa na siku ngumu kazini Ninapohuduria ukumbi wa michezo Mimi hujiachilia na kushiriki katika zoezi tofauti tofauti na huweza kutuliza mawazo Kwa hivyo, kila siku ninapoweza kukua na nidamu ya kuenda katika ukumbi huwa michezo huwa nafurahia sana kwa msana siku iwe mbaya siku hiwe inaenda jini mifurai sitaki kuenda ama sitaki kushiriki na ama sitaki sina hamu ya kuenda najilazimisha na naenda imenisaidia sana kukua kinidamu imenisaidia sana kukua kimwili, nimeza kupunguzo uzani, nimeza kuongeza misuli, nimeeza kuwa nanguvu siku hizi sichoki ninapofanya kazi kama hapo awali. Umeweza pia kunisaidia kunipa utulivu ninapo toka nikiwa na msongomano wa mawazo ninapoenda ukumbi wa michezo ninapo shiriki katika michezo mbalimbali ama mazoizi mbalimbali ninatoka pale nikiwa na utulivu mwingi katika mawazo yangu na ninaweza kukabiliana na matatizo ambayo yananisumbua kwa njia inayofa.

Tathmini za kazi, mimi huona kama hii ni fulsa ya kufunza badala ya athabu. Unaeza kutathminiwa, wanaangalia umaarufu wa utendakazi wako, wanaangalia ni wapi ulipobobea na ni wapi ulikuwa na upungufu. Kwa hivyo, mimi hupendelea sana wakati jambo hili linafanyika. Kwani wanapokuja kunitathmini tunaangalia ni wapi nimebobea na ni wapi nimelegea na kulingana na taarifa watakayo nipea ninaweza kusikiliza maoni kwa makini na uliza maswali napokuwa na pale ninapokuwa na mashaka ama pale ninapokosa kuelewa Pia natumia maoni hayo kuunda mipango mpya ya kuboresha utendaji wangu wa kazi Tathmini za kazi hunisaidia kuonyesha ninafanya kazi na nimaeneo gani haijakamilika vizuri na ni yapi yanahitaji kuboreshwa. Kwa hivyo, nikiwa ninajua ni wapi nahitaji kuongeza nguvu zaidi ama kuongeza jitihada zaidi, ninaweza kuhakikisha utendaji wangu umekuwa bora kuliko hapo awali. Pia wanaponitathmini kikazi wanapokuja kunitathmini pia inaweza pia hunipa motisha sana. Kwani pale jitihada zangu zinapoonekana na zinajulikana, hua napongezwa na ninafurahia sana Hili hunipea motisha kuendelea kujitahidi na kuendelea kujitahidi kazini na kuhakikisha manufaa na ukuwaji wa kampuni ninayofanya kazi nayo kwa hivyo nachukua Ninachukua tathmini za kazi kama ni njia ya kunipa motisha na pia njia ya kunirekebisha pale ninapolegea.

Naam, nishaijaribu kujifunza kupigia gitaa, lakini ilikuwa kitambo kidogo nikiwa mtoto. Babangu mzazi ni anajua kupigia gitaa. Kwa hivyo, kila wakati halipo kuwa na nipigia gitaa, hakiimba, nami niki msaidia kuimba. Nilikuwa naona ni jambo la kufurahisha na jambo ambalo ningeza kufanya kwa uraisi. Lakini wa ule wakati ambapo ningejaribu kushika gitaa yake, babangu hakurus anaruhusu nishike gitaa kwa sababu angedhani ningeharibu. Wakati nimekuwa kuwa, nimekuwa mkubwa kidogo, ni kamua sasa ni wakati wangu ni wakati wangu wakuweza kujifunza kupiga gita. Nika jifunza kidogo kidogo babangu alikuwa ananifunza na jikaza lakini ikakua ngumu Kwa hivo kupiga gitaa nimejaribu lakini sikuweza kufanikiwa kama vile ninge nilikuwa na tamani Iyo imekua ni babangu niye alipenda kupiga gitaa na nikaona nikani jambo nzuri Lika nipea matamania ya kupiga gita lakini sikuwa na uwezo, sikuwa na hiyo talanta ama uvumilivu wakuweza kujifunza kupiga gitaa. Kwa hivo nimewahi kujifunza kupiga gitaa lakini sikuweza kufanikiwa kujua kupiga gitaa. Sai pengine ni guze nyuzi tu kidogo lakini ile hali ya kupiga kwa ustadi hiyo bado sijafikia hapo lakini naeza ku kupiga nyuzi kidogo lakini si kwa umaarufu ama ustadi kama vile babangu alikuwa anafanya.

Mimi hujipanga sana ili kushughulikia swala hili la muda wa mwisho. Kwanza ninatambua mapema tarehe ya muda wa mwisho ni lini. Hii hunisaidia kujipanga na kupanga kazi yangu vizuri. Mimi huanzia na kugawa kazi. Kama kazi yangu ni kubwa naigawa kwa kulingana na kazi ile ambayo ni rahisi au gumu zaidi. Naanza na kazi ambayo ni gumu na malizia na ambayo ni rahisi ama naanza na ile kazi mingi na kuja kumalizia na kazi ambayo ni rahisi Pia ninatumia teknolojia Pia natumia teknolojia kuna programu za kupanga kazi ambazo hunisaidia kunikumbusha Ninapo sahau kutekeleza jambo fulani inanipa makumbusho na pia inanisaidia kuwajibika na kufanya kazi ninayofa Pia mimi hupanga muda maalumu wa kufanya kila kitu kila siku Ili nisikaribie siku ya mwisho bila kuwa nimejianda vizuri Pia nahakikisha na jiepusha na vikwazo wakati ninapo kuwa kazini ama ninapo shughulikia swala ambalo liko na muda wa mwisho ninajiepusha na vikwazo kama simu ama vikwazo vinginevyo Pia mara kwa mara nakaa nikiangalia maendeleo ya kazi ambayo nayohifanya Ili kuhakikisha utakapo fika ni wakati wa kuwasilisha kazi yangu niwe tayari na nisiweze kukimbia ile dakika ya mwisho kwa hivyo mimi kupanga kazi vizuri na kugawa kazi na kuhakikisha nimejikumbusha na naondolea na jiondolea vikazo ninapo jua niko na muda niko karibu kufikia muda wa mwisho.

Naam, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwanza mara kwa mara, mimi ni mpenzi sana wa kupika. Mimi ni mpishi hodari. Huwa napenda kujaribu recipe tofoti tofoti ili kuunda vyakula vipya. Mara kwa mara, najipata nikiwa nimeunda ama nimeandaa chakula ambacho ni kitamu sana. Kila wakati ninapo ona mtandaoni, watu wakitengeneza vyakula ambavyo mimi sijawahi kuvitengeneza. Huwa najitahidi narudi nyumbani na kuhakikisha kwamba nimeandaa vyakula hivyo. Hili hunisaidi Hili hunisaidia sana. Ili kuweza. Hili hunisaidia sana. Kwani si tu kupenda vyakula vipya bali. Nikona ile furaha ya kuviandaa mimi mwenyewe. Wakati navyo viandaa na kupakulia familia yangu. Sisi wote hukula na kufurahi sana. Kwa hivyo napenda sana vyakula vipya. Na napenda kujaribu recipe mpya mpya ili niweze kuandaa vyakula ambavyo hatujawai kuandaa tena.

Napendelea kula chakula ambacho kina ladha ya tangawizi Kwa vyakula viyangu sana sana mimi lazima nipike chakula kikiwa na ladha ya tangawizi na kitungu saumu viungo hivi hunipea msisimuko kwa mwili na ninapo onja mimi uhisi raha sana moyoni Kwa vyakula vingi ninavyo vipika, hua nahakikisha ya kwamba kitungu saumu na tangawizi havikosi humo ndani. Kwa hivyo, mimi kila chakula ambacho ninacho afadhalia kukila, lazima kiwe na viyungo hivyo viwili. Pia ikifika ni wakati wakueka chumvi ama viungo vingine huwa sipendelei chumvi mingi na pendelea chumvi kwa kadri na isipite sana na isikwe chini sana. Mimi pia upenda kuongeza chakula changu lazima kiwe na kitungu. Chakula bila kitunguu hakina ladha kabisa. Lakini tunapo eka kitunguu kwa chakula huongeza ladha na utamu kwenye chakula. Kwa hivyo ni kiunganisha viungo hivyo, mimi huweza kupika chakula ambacho ni kitamu na ambacho mimi hukifurahia Ninapo kosa moja ya hivyo vitu huwa ninahisi kwamba chakula kuna kitu inakosa Kwa hivyo, lazima ni hakikishe kabla sijapika zile viungo ambavyo nahitaji viwe chakulani mwangu ili kuleta ile ladha ambayo naipenda vimo tayari Kwa hivyo na hakikisha, tangawizi, kitunguu, kitunguu saumu, chumvi kwa kadri ziko sawa. Hiyo ndo latha ambao nayo penda kwenye chakula changu.

Katika utotoni wangolu nilipenda sana kucheza na watoto wenzangu. Hasa kuna huyu mchezo ulikuwa unaitwa wakati. Kati ni yule mchezo mnagawana kwa vikundi viwili ambavyo munacheza mmoja anasimama. Mmoja kutoka kwenye kikundi hiki anasimama upande moja na huyu mwingine. Kwa kutoka kwa kikundi hiki kingine anasimama upande huyu mwingine. Alafu tunaunda mpira mdogo ambao alafu mtu moja kutoka timu ambayo inacheza anaingia ndani na hawa wawili kutoka timu moja watajaribu kuhakikisha kwamba wame mgonga kwa mpira mchezo huu nikuwa na ufurahia sana na nilikuwa bingwa sana nilipokuwa na ucheza timu yangu walikuwa wananipenda sana Kwani nilikuwa ninawazolea alama mingi sana kuliko kila mtu ya yote Kwa hivyo nikiwa totoni nilikuwa napenda sana kucheza mchezo Lakini huu mchezo wakati ulikuwa mchezo wambao nilifurahia sana Kwani tulikuwa tunaeza tunapata umarufu jinsi ya kuondokea huo mpira Mnaeza kucheza pamoja kama timu, muna shikamana na kuhakikisha, mtazoa alama mingi na pia muna hakikisha, ikiwa ni wakati wa timu ya upinzani kucheza, unahakikisha hawazoi alama yoyote Kwa hivyo ilikuwa timu ya kuonyesha jithada na umarufu katika mchezo Kwa hivyo nilikuwa na upenda sana, alafu ulikuwa una niridisha na unaniburudisha wakati timu yangu Itazoa alama mingi Kwa hivyo nilikuwa na upenda sana Nikiwa mtoto hiyo ndo nilikuwa napenda kufanya Nikiwa katika umuri yangu ya utotoni.

Ninapokumbana na tatizo kazini Jambo la kwanza mi hufanya ni kutambua ni tatizo gani Limesababishwa na nini na jinsi nitakavyo kumbana nalo ili kuhakikisha kwamba halifanyiki tena ama Limesababishwa na nini matatizo mengi kazini yanayonipata Pengine ni tatizo la kazi kutofanyika nilipokuwa nataka na mi huhakikisha kwamba. Majukumu yote ambayo mimi ninayafanya nahakikisha ya kwamba. Lazima niyafanye kwa mda, unaofaa na kwa njia inayofaa na wakati unaofaa. Kwa hivyo, wakati nitakapojikuta kwamba, tatizo limetukia bila mimi kujua nahakikisha kwamba, nimehusisha wale wote, walikuwa na uhusiana na jambo hilo, tunaketi, tunaongea, tunazungumza, na tunajaribu kuangalia shida imetokea wapi. Tunapojua chanzo cha tatizo hilo, tunajaribu sana kulikaba na kuhakikisha halitafanyika tena.

Kwa kawaida mimi hukaa hadi saa tatu ya usiku. Masaa yanapofika saa tatu ya usiku. Mimi huweka kila kitu ambacho nilikuwa nakitumia. Kama hili simu ama jambo lolote huwa nishamaliza kulifanya ikifikia saa tatu. Jambo hili uniwezesha mimi kulala mapema ambayo unifanya nieze kupata usingizi wa kutosha. Inapo wadia ni wakati wa kuamka asubuhi ninapo amka asubuhi baada ya kulala Kwa masaa yanayofaa Mimi huwa ni mtulivu, huwa ni mchangamfu, huwa nina nguvu Sina uchovu hata kidogo kwa hivyo Mimi uwakikisha kwamba baada ya kulala na mimi huwa nahakikisha kwamba kila siku usiku Mimi ulala saa tatu Hili nipati wakati mwema wakati wa kutosha wa kulala kupumzika. Mwili uweze kutulia, mawazo yaweze kutulia. Hili nikaweza kuwa na siku yenye manufaa zaidi kesho yake. Kwa hivyo, mimi kulala mapema ni swala lazima na ni swala mimi huzingatia sana. Wakati nalala mapema huwa nikiamuka kila asubuhi huwa najihisi ni mimi nimechangamka nimejaa uchangamfu nimejaa nguvu na niko na uwezo wa kufanya shughuli zangu vile inayofaa. Mara mingi wakati ninapokumbana na swala ambalo nitalinifanya Nichelewe kulala mimi uhakikisha kwamba nimeacha wakati wakulala ukifika na kwendelea nalo wakati nitapo kapo amka asubuhi keshoe.

Sifa muhimu ambaye kila kiongozi mzuri anafaa kuwa nayo ni sifa ya kuweza kutatua matatizo ama majanga yanapo tukia. Kila kiongozi mwema anaonyeshananga umahiri wake wakati janga limetukia. Hii huakikisha kwamba jinsi anavyo litatua swala ama tatizo linalo kumba kampuni yake ama pale anapo ongoza wale wako chini yake ni kuweza kutatua majanga ama matatizo. Wakati kuna mgogoro katika ofisi, wakati kuna shida jambo fulani halijafanyika vizuri, vile kiongozi ataweza kushugulikia janga hilo na kuweza kulitatua hilo huwa ni sifa ambayo kila kiongozi mzuri anafaa kuwa nayo. Wakati wa majanga anafaa kuwa mtulivu, anafaa kuwaongelesha wafanyikazi wake ama walio chini yake kwa heshima na pia na taadhima wanaofaa kuwa na hafai kuwa ameshtuka ama hana uwezo wa kutatua maswala yanayofanyika. Anapoweza kutatua majanga ili humwezesha kupata kufanya walio chini yake kumuamini zaidi na kumwezesha kuleta amani ama furaha ama kuwapa walio chini yake imani kwamba janga lolote likitokea. Yeye kama kiongozi wao anaweza kulishughulikia kwa njia sahihi na njia inayofaa bila kutatiza mtu yeyote. Hiyo ndio sifa ninayo. Hiyo ndio sifa muhimu ambayo kila kiongozi mzuri anafaa kuwa nayo.

Hili kushirikiana na timu, nafaa kuhakikisha, nafaa kujua kwa hakika ya kwamba, sisi wate tulio kwa hiyo timu, sisi ni watu tofauti tofauti, wenye miono tofauti tofauti kutoka dini tofauti tofauti, kutoka kwenye hali ya maisha tofauti tofauti. Kwa hivyo nafaa kuheshimu tofauti za kila mtu na mtazamo wakitamaduni na kueza kuzielewa tofauti hizi ili kuhakikisha kwamba hatugombani ama kuzozana miongoni mwetu katika timu tulio nayo. Pia la pili nafaa kujua kuwasiliana kwa njia inayofa na njia inayowasilisha hoja nyumbani. Na hakikisha kuamba kila maoni ya kila mtu nimeyaskiza na pia mimi ninatoa maoni yangu kwa saha ili kwepuka migongano baina yetu. Jambo hili ama swala hili huwezesha tunapo jadili mambo ama kupanga mipango ya jinsi tutakapo fanya kazi pamoja iwe rahisi. Pia niko tayari kushirikiana na kila mtu ili kuweza kushirikiana na kila mtu kama vile kuomba msaada ninapo hitaji kusaidiana mtu anapo niomba msaada ili kuhakikisha kufanikiwa kwa timu yetu. Pia najifunza kuendana na mazingira bila kupoteza ubora wa kazi ambayo tulidaminiya kufanya. Pia natumia mazungumzo ya buzara kutatua migogoro kutatua migugoro pindi yanapo tokea ili kuhakikisha tunafanya kazi katika mazingira yaliyo na amani na uwelewano wa hali ya juu.

Mafanikio ni ambayo nimeyapata kazini ni kwamba nimeweza kuwaelimisha na kuwaelekeza walio chini yangu katika kufanya jambo hili kwenye kazi ni naifanya kuna shuguli mingi na vitengo tofauti tofauti Kwa hivo kuwaminiwa kufanya na kusaidia walio chini yangu na kuwaelekeza ni jambo linalo heshimisha zaidi na limenipea furaha na faraja Hili kuweza kuwasaidia na kuwaelekeza wadogo wangu ama wanao pitia njia ambayo nilipitia Pia, nikiwa katika hali hii ya kuwaelimisha Napata marupu rupu ambayo inanisaidia kujikimu kimaisha na kuongeza mtaji wangu Kwa hivo, mimi kuweza kuwaelekeza walio chini yangu hayo ndio mafanikio nimepata ambayo ni makuu na yanayo nipa raha na kuniridhisha moyoni na pia kupata hela kwa sababu ya kufanya jambo nilipendalo Pia hiyo ni hunipa motisha sana kwa sababu Ukijua watu wanatambua jambo unalo lifanya na wanakupa hongera kwalo ni jambo ambalo ni la kutia moyo sana Kwa hivyo pia nimeweza kupata mafanikio ya kuongeza kiwango kimoja juu nilikuwa kiwango cha kati halafu wakati ama muda ambapo umepita nimeweza kuongeza kiwango juu jambu hili limenitia furaha na pia limeweza kuni kunipa furaha kwani nimeweza kuongeza siku wa mahali nilipo kuwa muda mfupi hapo nyuma yake nimeweza kuongeza kiwango na nailewa na jambo hili linanisaidia kugundua kwamba jitihada zangu na kujitolea kwangu kuna julikana na kuna heshimiwa na wakubwa wango.

Rafiki yangu wakaribu anaitwa Mildred. Tulieza kukutana kwanjia ambayo hunifurahisha hadi waleo. Mimi niko na dereva ambaye hunibeba kutoka nyumbani hadi kazini, hadi kunipeleka kazini. Dereva huyo pia alikuwa anambeba, Rafiki yangu, kumpeleka kazini. Sasa ikafika wakati mmoja, rafiki yangu ametoka mapema na pia mimi nilikwa nahitaji kupelekwa kazi wakati huo. Sasa dereva wangu akaniuliza, je itakua nisawa nikiwa beba nyinyi nyote kwa pamoja, nikammbia haina shida. Kwa ivo tukishatoka, tukakuja, tukampata rafiki yangu akiwa amesimama kwa barabara, akasimama, akatusalimu. Jinsi rafiki yangu alivyonge nilisikia ako na sauti ya mvuto sana na nilifurahi sana na nikatamani sana kuwa rafiki naye. Ningependa sana kuwa nilitamani nilifurai sana kwa sababu aliongea kwa adabu, kwa heshima na usadi. Tulipofika kazini, akamueka chini, akamueka kwake kazini, alafu, akaendelea kunipeleka pia mimi kazini. Baadae ikakua huu ndio mtindo wetu, tukienda kazini, dereva wetu, anatupeleka wote kwa pamoja. Na nikatika hizo safari tukaanza kuongea na kuelewana na tukakua marafiki wathati. Sasa hivi sisi hufanya kila kitu kwa pamoja, huenda katika shuguli mingi, tofauti tofauti baada ya kazi kwa pamoja. Na baadae tunaenda nyumbani kwa pamoja. Ivo ndio tulipatana na rafiki yangu na jambo ambalo ni nalopenda kufanya na sana ni kuenda katika ni kufanya mazoezi ya napenda na pia mimi na mpenda kitu kinacho nifanya ni mwone rafiki yangu kuwa wakweli ni tukiwa na migogoro yeye hunisaidia kutatua na tunaketi tunaongea na tunasuluhisha matatizo yanayo ukumba urafiki wetu Kwa hivo yeye ni rafiki wa kweli na ni namtakia mema sana.

La hasha sipendi kupenda milima jambo ambalo hunifanya niwe sipendi kupanda milima ni kwa sababu niko na uoga wa kuwa mahali palipojuu sana naweza kupanda vizuri lakini ikifika ni kuteremka mimi hushikwa na mshtuko na kufanya jambo hili lisiwe la kunifurahisha kama linavyo furahisha watu wengine ili kuhakikisha ili kuhakikisha mwili wangu umekaa katika hali njema ya kiafya na ninafanya mazoezi jinsi inavyofaa Mi hu wafadhalisha kutembea kuzuru mazingira yangu ambayo hayani fanyi niwe na uoga Kwa hivyo mimi hupenda kutembea katika bustani, kutembea barabarani, mahali ambapo pametulia na ambapo hapana milima ambayo mimi hunishtua Pia kuhakikisha moyo wangu uko sawa na naenda nafanya mazoezi nafanya mazoe di hapa na pale ili kuhakikisha afya ya moyo wangu iko sawa. Milima ni kupanda milima ni jambo ambalo watu wengi hulipenda lakini mimi silifurahii kama wenzangu kwa sababu linanipea kuogopa na naogopa sana. Na sehemu zilizo juu. Kwa hivo hili kuhakikisha sina. Tatizo lolote linalo sumbua moyo wangu. Ama linalo ni sumbua kima wazo. Na kaa mbali sana na kupanda milima. Hilo ndo jambo. Hilo ndo mtazamo wangu kwa swali hili kama. Na penda kupanda milima. Sipendi hata kamwe kwani. Lina ni huniwacha katika hali ya. Wasiwasina mshtuko mwingi ambao singeupendelea.

Wakati wa jua kali, mimi kupenda sana kufua nguo zangu na kuosha viatu zangu. Nahakikisha kila kitu kimengara nafua blanketi nafua vitu vizitu vizitu ambavyo siwezi kufua wakati jua haiko ya kutosha. Kufanya hivi hunisaidia sana ninapo zianika nguo zangu zinakauka kwa siku hiyo. Jambu lingine ambalo napenda kulifanya baada ya kufua ninaoga na ninaenda kwa bawa la kuogelea. Kupiga mbizi katika maji huwezesha mwili wangu kutulia na kuwa na utulivu usio na kifana. Mimi ninapenda sana kupiga mbizi na ninapo enda kwa bwawa la kuogelea ninaweza kufanya hivi kwa njia ya kunifurahisha na njia ambayo inani. Tuliza. Napenda sana kuogelea majini. Napenda sana kuogelea katika bwawa la. Kuogelea. Kuogelea kuna manufaa mengi kwa mwili wangu. Unanichangamsha. Unaimarisha umakinifu wangu ninapo. Ninapo rudi kufanya kazi yangu. Wakati wa jua kali ninatumia nafasi hii kufanya jambo hilo. Hili hunisababishia sihisi baridi ninapo, ninapo ogelea na nikimaliza, nitatoka hapo mwili ukiwa mchangamfu, nimeweza kufanya mazoezi ambayo, haikunihitaji kukata jasho, ninatoka nikiwa nimesisimuka misuli na ninaweza kumakinika zaidi katika katika kazi yangu na maswala ninayo yafanya. Pia kupiga mbizi kumenisaidia sana, sana sana wakati wa jua hunisaidia kutuliza mwili, kupoesha mwili wakati jua kali hufanya mwili kuwa joto sana na ninapo ogelea ninapata ule utulivu mwili unapoa na naweza kufurahia.

Naamu, mimi ni mtu wa kuamka mapema. Mimi hupenda kuamka asubuhi mapema kabla jua halijaangaza. Hili hunisaidia kuweza kupanga mawazo, kuweza kupanga siku yangu, ili kujua nitakavyo fanya shughuli zangu za siku hiyo mpya. Kwa hivyo mimi hufurahia sana inapoamka mapema naamka na omba nampa mungu shukrani kwa kuniamsha naanza kuandika malengo yangu ya siku nikiwa nimetulia na kabla jua halijaanga. Pia hii hunipa wakati mwema wakueza kufanya zoezi kidogo ili nichangamishe mwili nieze kukabiliana na siku na majanga ambayo siku itanipa siku hiyo. Kwa hivyo mimi hupenda sana kuamka mapema na nikiamulka mapema pia hunisaidia nizuie mambo kama vile kuchelewa kazini ama kutoweza kufanya jambo fulani ama kufanya mambo kwa pupa kwani muda umeenda ama masaa yamenisonga. Kwa hivo mimi uhakikisha kwamba nimeamka mapema, nimeweza kujitarisha pole pole kwa wakati ambao mimi na unanifaa na ninaweza kutoka na kwenda kazini kwa muda unaofaa. Hili limenisaidia sana, sijakuwa na tatizo na kuchelewa ama kuwa na shida yoyote na kuchelewa. Kwa hivo mimi kila wakati nafadhalisha nilale mapema alafu pia niamke mapema ili nianze siku vizuri kabla mambo hayajafanyika ama kabla jua halijaanza kuangaa.

Stadi ambayo ni muhimu, kazini mwangu ni kueza kutambua shida ama ugonjwa uko wapi katika picha ya mgonjwa wangu. Mgonjwa anapokuja na nimeweza kumpea maelekezo jinsi atakavyokaa nikimpiga picha atulie na na baada ya kueza kupiga picha na kupokea picha ninaweza kueleza shida iko wapi. Hiyo ndio stadi ambayo ni muhimu sana kwa kazi yangu. Kwani kupeana picha ambayo haionyeshani shida ama ni iko katika hali ambayo huwezi kujua ama haijapigwa kwa kwa njia inayofaa, inasababisha daktari ama anayeisoma picha kuwa na wakati mgumu kujua tatizo liko wapi. Kwa hivyo, lazima nichukue picha za hali ya juu ambazo zinaonyesha kila kitu jinsi ilivyo na jinsi inavyofaa. Kwani, nisipofanya hivyo, tuta itachangia kutojulikana ni kipi kinachomsumbua mgonjwa wangu. Kwa hivyo ni lazima ni makinike ninapochukua hizi picha ili kuhakikisha kwamba picha hiyo imetumika katika kutibu mgonjwa wangu. Kwa hivyo na hakikisha, lengo la kupiga picha limetimiza kama ugonjwa haumo vyema. Lakini kama umo unaeza kuonekana ni wapi na umeenea ama kusamba kwa kiasi gani, jambo hilo ndio muhimu sana katika kazi yangu. Kujua na kupiga picha za kiwango cha juu ambazo zinaonyesha jinsi zinaonyesha vile inavyofaa. Ili kujua kama mgonjwa ako na tatizo lolote ama hana.

Wazo zuri ambalo ninalo usikuwa leo ni kwamba nimefurahia na nimetulia sana kwamba mwanangu ameeza kujiunga katika darasa la grade 1. Alikuwa katika chekechea na halikuwa anatamani sana kuingia grade 1. Na ambapo hameingia, hamempata shangazi yake mdogo katika shule ambayo hamejiunga. Na nilipo mpigia simu leo awali, halikuwa hamefurahi sana. Ananiambia mama nimeeza kukaa na shangazi, hame nionyesha shule yao, halikuwa hamefurahi sana. Alikuwa amesisimuka, alikuwa amejaa furaha, isiyo na kifani. Amenieleza jinsi, shangazi yao, amemuonyesha shule, anamuonyesha njia za kupitia, anamuonyesha mahali pa ma mkuli, jambo hili lili nifurahisha sana. Na kila wakati nikika nikumbuke jinsi, mwanangu na shangazi yake mdogo wanavyo enda shule pamoja na kusaidiana katika mazingira ya shule. Siezi kujisaidia bali na tabasamu suala hili limenifurahisha sana Kwa maana watoto wawili wanao pendana ni picha nzuri sana ambayo Kila mtu akiona anafurahia na niko nafuraha kwamba mwanangu na shangazi yake Wakokatika mahusiano mazuri na wanaelewana vizuri na shangazi yake ako tayari kumlinda na kumchunga binamu yake kwa kumchunga mtoto wa dada yake suala hili linanipa furaha sana isio kuwa nakifani Hilo ndilo wazo zuri ambalo ni mekuwa nalo siku ya leo.

Naam natumia mitandao ya kijami Haswa, TikTok, Facebook na YouTube Napenda sana mitandao ya kijami Napenda kuangalia video ambazo Huni elimisha, huni burudisha, huni onya na hunifanya wakati sina kazi ama nina mawazo na ingia katika mitandao ya kijami na angalia jinsi mambo ya navio fanyika huko na pata burudani na tulia naweza naweza kutulia na kumakinika kwa kazi yangu ya siku. Mtendo ya kijami pia huweza kunihamashisha wakati ninapo legea kufanya jambo ambalo, ninafaa kufanya, ninapo ingia haswa tiktoki na pata video za watu wakifanya mazoezi, watu wakisoma huwa na hamasika sana, inanihamashisha na inanifanya nijambie, lazima nifanya hii kwa sababu kama hawi akona wezo wakufanya jambo hili Mbona mimi nisiweze kulifanya Kwa hivyo mimi nimeweza kutumia mitandao ya kijami Ili kuniilimisha, ili kunibadilisha Ili kunipanindamu ambayo ninafaa kufanya mambo yangu Pia nimeweza kujifunza vitu katha katha kama study tofauti tofauti kama vila kushona kupitia mitandoo ya kijami Pia mimi nimpinzi sana waupishi Ninajifunza resipe tofauti tofauti ambazo nimepitana nazo kwa mitandao ya kijami swala hili linajaza uhai na furaha katika siku zangu katika siku yangu ninapo ninapo pitiya ama kuchumia mitandao ya kijami.

Baada ya kuweza kupata data yangu, kama vile picha, kama vile faili ambazo ni muhimu muhimu, kama vile nakala, kila kitu ambacho ni muhimu, mimi ni lazima niwe makini na jinsi, nitakavyo vihifathi kuhakikisha data yangu haipotei. Kwa hivyo mimi ni bada ya kupata data yangu, mimi sana sana hupokea data yangu kupitia simu yangu ya rununu. Simu yangu ya rununu ni rahisi sana kuipoteza ama ni rahisi sana ikaharibika. Ili hukuhakikisha kwamba faili zangu na data ambayo imo hapo ndani haijapotea, mimi huzi, huziandika kwa diski muweko. Diski muweko huu ni hakikishia ya kwamba hata kama simu yangu ama simu yangu inaeza pengine jaa, inaeza vunjika, inaeza potea ama inaeza kua kwa, inaeza kosa kutumika kwa muda pengine imeharibika, ninaweza bado kuwa na data yangu ikiwa mahali salama. Kwa hivyo mimi hupenda sana kueka mambo yangu kwa diski muweko Hapo ndipo ni nahifathi data yangu Pia mimi upenda sana pia kugawa data yangu na ndugu yangu kama ni picha mimi huweza kuwagawa Ili waweze kuwa na pia picha kama hizu Hili wakati nitakapo zipoteza mimi ninaweza kumpigia na wakaweza kunitumia. Kwa hivyo mimi huifadhi data yangu kwa njia kama hizo.

Kumbukumbu za shule ambazo ni nzuri ni jinsi nilivyokuwa mwanafunzi mcheshi, mwenye furaha na nilivyokuwa na marafiki zangu. Kuna siku fulani tulikuwa katika darasani, tunacheza michezo ilikuwa wakati wa breaki, tunangoja mwalimu aingie darasani. Sasa wakati huo tulikuwa tunakaa tunacheza mimi na rafiki zangu. Hatu kusikia kengele ikilia kwamba wakati wa mchezo umeshaisha. Sisi tuko tume makinika sana na ule mchezo ukuwa tunacheza. Kwani tuko tunaufurahia sana. Na tulipo kuwa bado tunaendelea katika ile hali ya kucheza. Wakati wakurejelea, lesoni ilifika na hatu kusikia kengele. Kwa hivyo, watu wengine wakiwa wameketi wame tulia, sisi tuliendelea na mchezo. Halafu, marafiki zangu pia, wakati tulikuwa tunacheza, mwalimu aka ingia darasani. Mwalimu halipo ingia darasani, sisi bado hatujamuona. Tunashanga ah ala mbona kumenyamaza hivi punde tu kelele imeisha darasani kuenda kugeuka rafiki zangu kadhaa wakageuka wakicheza Halafu mimi nilikuwa nimesimama kando kando ya yule nikuwa nadhani ni rafiki yangu na mwambia ah jamani mbona watu wamenyamaza hivo Ebusi tuendelee kucheza kabla mwalimu hajaingia Kupinduka hivi napatana na aliye kuwa kando yangu ni mwalimu Rafiki zangu wali nicheka sana na Tukio hili ingawaje niliadhibiwa lilikuwa nzuri sana Tulicheka na hata siku adhibiwa kwa ukali sana.

Jamii yangu mimi huisaidia kwa njia tofauti, tofauti. Sana sana mimi napenda kushirikiana na rika zote katika jamii. Iwe ni watoto, iwe ni rika ya katikati ama iwe ni rika ya juu zaidi ile yenye umri umeenda. Mimi hupenda sana. Kwa kila rika na wapata katika mazingira yao. Mimi hupenda sana ninapoenda kanisani na jishirikisha na watoto wa dogo. Hivi ninawaza kuwaelimisha kwa mambo tofauti tofauti kwa lugha ambayo watakao elewa. Tunacheza ninawaelimisha ili wanakua wakijua mambo tofauti tofauti yani nawahamasisha wakiwa katika ule umri mdogo. Rika hii ingine mimi hakikisha ni napotembea katika mikutano nawaeleza tofauti tofauti nawasaidia kuenda hospitali kupata tiba za kuzuhia maugonjwa na hakikisha kwamba wakienda hospitalini watapata dawa za kuzuhia kama dawa za minyoo kama ni akina dada wanapata kuangaliwa kukaguliwa kuangaliwa kama wakona chemi chemi za kansa, huku kansa ya matiti, ninawaelimisha mbona wanafaa kufanya hivyo. Kwa hivyo, mimi wakati ninapo elimisha jamii yangu, najua ninawapa nguvu na ninawapa mwelekeo mzuri ambao jamii imeelimika ni jamii ambayo inasonga mbele. Kwani jami inayojua kinachofanyika kwa mazingira yao na jinsi ya kujichunga na kutunza miili yao ni jamii yenye afya na uzima bora. Hilo ndo, hivo ndo mimi husaidia jamii yangu na kuwa elimisha na kuwapa maarifa katika vitengo vyote.

Shughuli zangu za wikendi huwa sawia karibu wikendi zote. Tukianza na jumamosi mimi huamka mapema. Pamoja na rafiki yangu tunaamka. Tunafanya usafi kwa kila kitu ili kuhakikisha. Kila kitu kitakua safi kwa wiki nzima ambayo tutakayo ianza. Nahakikisha kwamba kila kitu kimeng'ara. Tunahakikisha kila kitu kiko katika hali sawa ili wiki ikianza, kila kitu kitakuwa sawa kwanzia wiki Hakutakuwa na nguo chafu, hakutakuwa na vyombo chafu Kila kitu itakuwa safi Baada ya hapo, baada ya kumaliza kufanya usafi sisi hutoka kwa nyumba na kuenda kutembea tunatembea, tunasafiri, tunatalii bustani Tunatalii katika mazingira yetu Tukiangalianga jinsi mambo yanavyoendelea Alafu inapofika jumapili hiyo ndio usiku ambayo tunaamka mapema Tunajitayarisha na tunaenda kanisani humo tunabudu, tunasifu Tunajikaribisha na mungu tunafanya shughuli za kanisa Tunaomba na inapofika jioni Inapofika wakati wakuondoka Tunaondoka jioni hiyo tunaezaenda kutembea kuzuru mahali Lakini sana sana baada ya kutoka kanisa sisi huungana mimi na rafiki yangu Tunaenda katika duka fulani Tunanunua ice cream Tuna kula tunapo tuki Tunapokua njiani tukirudi nyumbani Kwa hivyo hivyo ndo wikendi yangu huwa na nafanyo usafi na naenda kanisani napitia duka la iskirimu nachukua nanakula pole pole tukienda nyumbani pamoja na rafiki yangu.

Mimi hutokea kazi saa kumi na moja, jioni, na hapo ndio jioni yangu huanzia. Mimi hutembea moja kwa moja hadi kwenye uwanja wa michezo na anza kufanya mazoezi. Jambo hili hulipenda na nimelifanya kama lazima, kama tabia ya kila siku. Na hakikisha kwamba nimeenda, nimefanya mazoezi yangu, nimefurahi, nimeweza kuongea na walio katika uwanja huo, tunaongea, tunafurahi, alafu bada hapo mimi huweza kurudi nyumbani, ninaoga, ninaanza kutayarisha chakula cha jioni, ninajipanga vizuri, ninaendea viungo, ninavyo vihitaji dukani ama sokoni, Bada kuchukua viungo, mimi huchukua muda kutayarisha chakula changu ili kitoke kwa latha ambayo niipendayo. Mimi napenda sana baada ya kula na hakikisha kwamba nime piga mswaki, nime panga nguo za kuvalia kesho, nime tulia, nimeandika malengo yangu ambayo nitataka kuyatimi, ninaandika mambo ambayo nimeza kuyatimiza siku ya ambayo itakaribia kuisha. Alafu baada ya hapo mimi huketi kutizama runinga kidogo na tizama kipindi ni kipendacho baada kutizama runinga na soma kitabu peji moja kurasa moja kwa kila siku na kuhakikisha kwamba baada ya kusoma hilo kurasa na jiandaa kulala na funga nywele zangu ili zisitapakae kila mahali nikilala alafu na baada ya kufanya hivyo vyote na jiandaa na jilaza kwa kitanda.

Nabasa, napenda sana kubasa. Si kwa maramingi katika kazi yangu, napenda sana kushughulika na kumakinika katika kuwahudumia wagonjwa. Kwa hivo, sitashinda kila mara kwa simu yangu. Mimi hupendelea sana ni kiwa nasaa kwa mkono wangu. Ili, nijue wakati umefika wapi ama wakati ukoje. Bila kushinda, nikirejelea simu yangu. Jambo hili limenisaidia sana kupanga kazi yangu kulingana na wakati nilio nao Pia ukiwa na saa inakuondolea ile hamu ya kushinda ukishika simu kuangalia ni saa ngapi, ni saangapi, ni saangapi Kwa hivo mimi kwani wakati unapotumia simu ukiwa kazi ni msimamizi wako maramingi huona kama huoni uzembe anaona ni kama haufanyi kazi inavyofaa na umepeleka umakinifu wako wote kwenye simu swala ambalo waajiri wengi hawalipendilei Kwa hivyo mimi huafadhalisha kuwa na simu na saa mkononi ili kuhakikisha kwamba ama ninapo taka kujua nisaa ngapi ninaangalia kwa mkono wangu badala kushinda nikirejelea simu pia mikono yangu kwa maramingi huvalia glavu na kutuo simu ama kushika shika simu kuangalia nisaa ngapi inaiza kuwa si jambo la busara kwa hivyo mimi hupendelea wakati kama huo nina saa mkononi mwangu na nikitaka kuiangalia naweza kuona wakati wowote ambao nahitaji kujua masa.

Kifaa changu, hasaa simu yangu ya mkono, mimi huichaji mara moja, sana sana usiku ninapo lala. Kwa sababu, mimi situmii kifaa changu mara kwa mara, situmii sana, sishindi nayo, kwa hivyo nikisha chaji mara moja, jioni ninapo lala, ama usiku ninapo lala. Mchana mzima ninaweza kushinda na kifaa ama simu ambayo nimeshaa chaji na iko na moto wa kutosha kuniwezesha kumaliza siku. Hili huniwezesha kuondoa yale mahangaiko ambayo wakati niko kazini natafuta chaja, natafuta wapi nitachajia simu yangu, ninaomba nani ama nini. Kwa hivo inaniwezesha kuwa ni mtu kuwa nimejipanga Nikisha chaji mara moja usiku Nikiamkia asubuhi Napata simu yangu imeshajaa Betiri yake imeshajaa na ninaeza kuitumia kwa siku nikiwa nimefurahi Ikifika, ikiwezekana sana sana Kwa mara mingi mimi hujipata Baada ya kuchaji hiyo mara moja Ninaeza kushinda na simu yangu kwa siku nzima bila hata kuhitaji kuchaji tena Kwa hivyo hili huniwezesha kutumia kifaa changu bila wasiwasi wowote ati itazima ama chaji itaisha Kwa hivyo tabia hii ya kuchaji simu usiku na kuichaji usiku pia inaniwezesha kuzuia kutoatoa simu kwa chaji Kwa chaja wakati ina chaji Kwani tabia hii huharibu simu kwa haraka mimi huafadhalisha ina chaji mara moja usiku.

Rangi ni ipendayo zaidi ni rangi ya pinki. Rangi hii sana sana hunikumbusha dada yangu. Dada yangu ni mpenzi mkuu wa rangi hii ya weupe waridi. Yani anabutiwa sana nguwa zake mingi akienda apatone na uwa la waridi weupe yeye huniletea. Ananiambia dada ona hapa nimekuletea uwa la waridi weupe. Yeye ni mpenzi sana wa rangi hiyo. Halafu, mimi pia nimekuja kuipenda rangi hiyo. Mashuka zangu, blanketi, pazia. Kila kitu kwangu ambayo ni pazia neti. Vyote ni vya rangi ya pinki. Mimi upenda hei rangi sana. Inanifanya nijihisi mwanamuke. Inanipea ule urembo na ile hisia ya utoto Yani inanipea ile usia ya upole urembo ambao unambatana na uke Kwa hivo mimi upenda sana rangi ya pinki Rangi hii mimi huiona sana sana kiamboni mwangu kwani blanketi, mashukazangu, neti na pazia vyote ni vya rangi hii Pia mimi huwa nanguu mingi za rangi ya waridi wa upe. Rangi hii ni kumbusha sana sana uwalile dada yangu huu. Kila wakati hakienda apatane nalo ananlete. Ananiambia dada na jota penda hili. Na ninapo lishika uwalile na kulinusia na sikia foraha na rasa na mwoni mwangu. Napenda sana rangi hiyo ya waridi weupe. Kwani hata unapovalia nguo unakaa mchangamfu unangaa na unapendeza zaidi.

Napenda upepo kulinganishwa na AC. Ninapokuwa katika mahali ambapo kuna joto na fadhalisha kutoka inje nitembee nitafute upepo. Ninapo washa AC bila kubadilisha mazingira huwa bado nasikia bado nikiwa nimezidiwa nimesongamanwa ama nimefungamana. Kwa hivyo, mimi wakati ninapohisi nahitaji upepo, mimi hufurahia ninapotoka na kutembea hadi kwa bustani ama hapo inje tu nipigwe na upepo, upepo hubeba harufu njema. Naweza kuangalia miti ikiimba wakati upepo unapita jambo hili hunifurahisha sana na hunituliza sana mawazo. Ninapokuwa nahitaji kupunga hewa na kuhisi ubaridi ubaridi nafadhalisha nikiwa inje. Ninaweza kuona upepo ukipita vitu vinainama, vinaimbaimba na kuyumbayumba wakati upepo unatembea, upepo unavuma. Kwa hivyo mimi hupenda sana upepo. Alafu upepo unatoka kwa njia moja, ninaweza angalia njia ambayo ninataka upepo uangalie Kwevo mimi upenda sana upepo. Lakini kulinganisha na AC, AC sipendelei hata kidogo Mimi napenda nitoke, nijihusishe na mazingira Nayanayo nizinguka, nifurahie na nione upepo, nione miti, nitoke, ninyoroshe mguu Naniweze kufurahia ubaridi unaotokana na upepo huo Pia upepo hunisaidia kutulia na kuweza kupungua na kweza kupumua kwa upolepole kulinganishwa na AC. Pia AC ni bei ghali na upepo ni bure tu.

Naam, nishai kuona bahari. Bahari ilio karibu na kwenye naishi ni bahari hindi. Bahari hunifurahisha sana. Wakati ninapopata muda na kutembelea katika ufuo wa bahari. Huwa najihisi raha sana mawazo yangu huni hutulia Ninaposikia upepo unapo piga maji yanapo karibia mguu yangu Yakitembea yakisonga Huwa najawa na furaha na kiwewe sana na utulivu mwingi Wakati ninapo Kila wakati ninapo tembelea kwa ufuo wa bahari na kuona maji mengi yasiyo na kina mimi huwa nahisi furaha na kustaajabia makuu na uwezo wa sayansi na pia uumbaji wa mungu bahari hunifurahisha sana Wakati ninapotembea kama nikona mawazo akili yangu hutulia tuli Ninaanza kutengeneza kumbukumbu mpya ambazo nikirudi na nikitulia hivi natabasamu nikizikumbuka Napenda kukimbia kwenye ufuo, napenda kucheza na mchanga, napenda sana huu upepo maji yanapo kuja yakisonga, napenda sana nikiwa nimetulia pia kwa bahari, ninakaa ninapata kumbukumbu za kitambo, nakumbukia matukio mazuri mazuri, nikiwa na huzuni, nikienda hapo huzuni yote inabebwa na maji ya bahari na nikitoka hapo kwa kweli, ninatoka nikiwa mchangamfu, nimetulia na mawazo yangu yamo katika hali sawa. Kwa hivyo mimi, nimeshai kuona bahari, nimetembelea na nimeweza kunufaika kutokana na maumbile hayo ya mungu.

Naam, mimi napenda kupika sana. Napenda kupika na kujaribu resipe mpya mpya. Kila wakati ninapoenda mtandaoni na kuona video vya video za watu wakipika, mimi hujawa na raha na ninajiambia moyoni mwangu lazima nitajaribu hii. Na wakati ninapo jaribu na chakula kutokea vyema na radha ambayo ninaipenda mimi hujawa na raha sana. Wanangu pia wanapenda wakati ninapo wapikia. Mume wangu ni mpenzi mkuu wa mapishi yangu. Napenda sana kupika chakula ambacho nipendacho kupika sana ni pilau Wakati ninapo pika pilau nahisi raha sana Navutiwa sana na harufu na radha na radha yake Kila wakati nikionja nikieka viungo Mimi kupika sana nikiwa nimefurahi na wakati ninapo pika Mimi kupenda sana kuimba wimbo ili Hili huonyesha jinsi gani ninavyo furahia na kuburudika wakati ninafanya mapishi yangu Ninapo pika hukata viungo, kueka viungo pia motoni na kuweza kupika hunipea furaha sana Mimi upenda kujaribu, resipe mingi mpya mpya na wakati ninapo pata chakula kipya ama ninapata resipe mpya Mimi huwa nimejaa uchangamfu na nauliza nitaanza saa ngapi kupika Hili nione kama recipe yenyewe ni tamu na ninapo pika na familia yangu wanapenda na kufurahia chakula changu Mimi hujawa na raha na kutulia sana Nina moyo wangu unajawa na furaha isiyo kuwa na kifani Napenda sana kupika.

Na nimesha awahi kushiriki katika mashindano ya riadha. Ilikuwa ni shuleni na kulikuwa ni wakati wa michezo. Watu walikuwa wanafa kukimbia ili kujishindia zawadi tofauti tofauti Nilikuwa mdogo bado nikajiuliza eh mbona nisijaribu leo. Nione kama mbio zangu zitani zawadi leo. Wakati riadha ilianza na firimbi ikapulizwaobnikaanza mbio, nikakimbia, nikakimbia, nikakimbia. Hiyo ndo ilikuwa siku yangu. Ilio ni changa mshama iliochesha watu kwenye uwanja mzima. Kwenye nilifia tuka mbio kama risasi. Nilikimbia kukimbia kumaliza dakika mbili. Nilikuwa nimesha choka na nimezimia katika tia uwanja wenzangu wakakuja, wakanipita, wakicheka watu wali aguwa kicheko wakati huo Kwa hivyo, iyo ilikuwa mara ya kuwanza kushiriki katika mba shindano ambayo, kwa kweli nilifeli, lakini nilifeli kwa tabasamu wenzangu walicheka kwani ilikuwa tukio la kuchekesha sana Nilienda mashindano Lakini siku shinda Lakini nilize wadiwa Kwa ni nilieza kuchangamusha walio kuwa natutazama mashabiki wetu na walio kuwa Natufurahia walio kuwa natufurahia walio kuwa natufurahia jinsi nilivyo fiatuka na nilivyo anguka Baada ya muda mchache Kwa hivyo Alingawaji siku shinda katika riadha hiyo Nilienza kushinda zawadi kwa sababu ya kufurahisha na kuchesha wote walio kuwa wanashiriki, watazamaji na walio kuwa wanashiriki katika mashindano hayo.

Naam. Mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole mara kwa mara. Kila mara ninapotumia simu yangu ya mkono rununu. Mimi hutumia mfumo wa vidole kufungua na kufungua simu yangu. Kwa hivyo, hakuna mtu anayeweza kushika simu yangu na kuweza kutumia kama sijamruhusu ama sijampea. Kwani nimeeka mfumo wa usalama wa vidole. Pia kuingia katika simu yangu utahitaji kila mahali utapata lazima uthibitishe mfumo wa usalama wa vidole ili uruhusiwe kuingia katika sehemu hizo. Hili imenisaidia kulinda na kutunza data yangu kutokana na watu ambao hawafai kupatana nayo. Hivo imenisaidia sana kuzuia mambo kama utapeli, kuzuia watu kuona data ambayo ni yangu kibinafsi. Pia hili limenisaidia sana katika katika benki na data yangu inayohusu benki ama utumiaji wa pesa inayohusiana na pesa yote nimetumia mfumo wa usalama wa vidole. Hii inahakikisha kwamba hakuna Hakuna jambo ambalo linaeza kufanyika katika benki yangu kupitia rununu yangu bila kuitishwa kuweka usalama wa vidole. Hili limenisaidia sana kujiepusha na watapeli ambao wanaeza shika simu yangu wakaingia katika simu yangu na kutoa ama kunidhuru.

Ninachopenda kununua zaidi ni matunda. Mimi ni mpenzi sana wa matunda. Kila ninapo tembea, nipatane na matunda. Mimi siwezi kujizuia kununua. Kwa hivo, ninapo tembea, hata kama ni sokoni, ama nipatane kwa kibanda. Mimi hupenda kununua matunda. Haswa maembe na ndizi Napenda mchanganyiko huo sana sana na wakati ninapo pita mahali wanauza ndizi na nisafi na zinapendeza Mimi sijizui hata kidogo Mimi huingia mfukoni mwangu kununua na kuosha na kuweza kulikula tunda hilo Mimi hupenda sana kununua matunda Iwe ni maembe, iwe ni nanasi, iwe ni parachichi mimi hupenda sana matunda Napenda sana tabia hii yangu ya kununua matunda Kwani kila ninapo nunua na kula matunda haya mwili wangu unaongeza vitamini na madini tofauti tofauti Hivo, Kile ninachopenda ama vile vitu ninavyo penda kununua vina kuja kunisaidia, kusaidia mwili wangu vinaongeza afia, ninaeza kuwa na weza wakujisitiri kwa magonjwa, sigonjeki kwa urahisi na nikigonjeka Ninapona kwa rahisi kwani nimeweza kujikimu kwani ni mtindo wangu ama ni tabia yangu, kununua matunda haya na kuyala. Ninapenda sana kula nanasi, napenda kula maembe na wakati ninapo patana na muuzaji anapo, ninapo mpata lazima ninunue na nieze kulifurahia tunda hilo. Mimi hufurahi sana wakati. Kile ninacho tumia pesa kwacho kinanipea manufaa sana sana kwa mwili wangu.

Mtaa wangu, mtaa ambao unamandhari ya kupendeza sana, unamiti, unahewa safi, nikipi kinacho nifanya nikose kupenda mtaa huu wangu. Mtaa huun dipo ni napoishi Kuna watu ambao wakona ujirani mwema watu wenye nyuso zenye uchangamfu Kila unapo patana kuna kuamkuwana kwa heshima na adabu na sura zenye ucheshi Napenda sana mtaa wangu Kwa sababu siyo tu watu wema ama wenye nyuso za urafiki na ukarimu bali watu ambao wakotu katika wanao penda kushirikia na katika majanga tofauti tofauti watu wanaoishi katika mtaa wangu ni watu wenye upendo, watu wenye bidii, watu wenye jitihada na watu ambao wanajitahidi sana katika shuguli zao na kazi zao za kila siku mtaa wangu sio watu tuwazuri bali mandhari yake yanapendeza sana Ukitembea barabara nisafi Hakuna kutupa takataka za plastiki ama zile zisizo oza Unapata barabara nisafi Unapata miti nisafi Ata ukitembea katika barabara zake Unaeza kutulia tu kufurahia Ukiona mandhari na uzuri wa mtaa wangu Pia ni mtaa ambao unausalama sana Huku huwezi sikia kesi kama wizi ama mtu hameshambuliwa hakuna hata kidogo. Huu ni mtaa ambao umetulia, watu wanaishi kwa upendo, mazingira yenyewe ni masafi, kila kitu ni chakupendeza. Napenda sana mtaa wangu kwa watu na pia mazingira ambayo umo.

Ujuzi ambao ningependa kushiriki na kujifunza na kutamani sana kuupata ni ujuzi wakusuka nywele. Mimi ni mpenzi sana wa mambo yana husiana na urembo hasa wa nywele. Ningependa sana kushiriki na kujua stadi hii. Hii ni stadi ambayo mimi ninapoona wenzangu ama ninapoona wale walio bombea katika stadi hii wakifanya kwa njia ya umakini na njia ambayo inaleta inayofanya mtu apendeze zaidi Kwa hivyo mimi hutamani sana ku kujua stadi hii ili niweze kuwafanya pia wenzangu ama pia mimi kujifanyia mwenzangu kujifanya mwenyewe na nikaweza kurembeka Nimeshawahi jaribu kujifunza hapo awali kujisuka lakini ilikuwa changamoto kwani sikuwa na muelekezi sikuwa na muelekezi ama mtu ambaye angenionyesha jinsi ya kufanya jambo hili ama lile Lakini sasa hivi ninaona ninaweza kuielewa stadi hii kwani rafiki yangu wakaribu sana anajua na ako na ako wazi na anatamani sana pia mimi kunifunza. Wakati wa jioni ni ndo wakati ambao nimetenga ili kuhakikisha kwamba wakati huu kusuka nitaeza kusuka. Lazima nijitolee na nijitahidi Ikifika unu wakati wa jioni Baada ya kumaliza shughuli zangu Ninaeza keti kutulia na kumwalika rafiki yangu aje anifunze moja kwa moja ili nijue kusuka nywele.

Muda wangu wa bure mimi kupenda sana kusikiza mziki na kudensi. Mimi ni mpenzi sana wa kudensi na kusikiza mziki. Ninapo kuwa sina chochote ninachokifanya ama ni muda wangu wa bure mimi huwasha televisheni yangu na kuweka diski mweko ambayo iko na nyimbo ninazo penda kuzisikiliza. Na mimi wakati ninapo sikiliza moyo wangu unatulia mawazo yangu yanatulia najawa na furaha na kumbu kumbu ambazo zinanipea tabasamu. Ninapo sikiza wimbo hizo wakati mwingine mimi huamuka nadensi taratibu nadensi nadensi jambo hili hunitia raha na hunipa furaha isio kuwa na kifani. Napenda sana kusikiza mziki na kudensi. Ninapo densi ninajifunza pia miondoko mipya. Najifunza miondoko tofauti, tofauti kulingana na wimbo. Ni wimbo upi unaocheza. Kwa hivyo, nikiendelea kusikiza mziki na kujikuza katika kimziki. Pia naeza kujikuza pia kidensi naambatanisha densi na mziki. Kwa hivyo, wakati wangu wa bure, mimi uhakikisha kwamba. Ninajifunza densi mpya, najifunza maneno yalio kwa wimbo ili nieze kuimba pamoja na mwimbaji. Na ninapo densi najua kueka hisia wapi kulingana na jinsi wimbo unavyoendelea. Swala hili huniburudisha, hunifanya nikae nikiwa mchangamfu hata kama ni wakati wangu wa bure. Kwa hivo napenda sana kudensi na kusikiza mziki wakati wangu wa bure.

Mimi huwa singoji ama ni sirahizi sana nifungue barua pepe kwa maana situmii barua pepe kama njia yangu ya kwanza ya kuwasiliana. Pengine niwe katika shuguli za kikazi hapo ndipo nitapatana na barua pepe ambayo hufanyika kama mara moja kwa mwezi wakati tunahitaji kufanya jambo fulani kwa kampuni yetu hapo ndipo tunaitaji kutumia ama kuingia katika barua pepe zetu. Lakini kwa kawaida mimi hutumia njia za za whatsapu Hapo ndipo mimi kupata mawasiliano na wenzangu ama mawasiliano na kila mtu ambaye ninafaa kuwasiliana naye Kwa hivo ni ngumu sana kunipata nikitumia barua pepe hivo hata kwa siku ni sifungui hata huwa sitarajii ama kungoja barua pepe.

Mimi ni mtu mchangamfu sana katika biashara yangu na wateja wanapokuja. Mimi mteja wangu awe ako katika hali gani ama aweje ama amevalia aje. Mimi huu wakaribisha wateja wangu wote kwa usawa na kwa heshima wanayostahiki. Kwa hivyo mimi mteja anapokuja kwa duka langu. Mimi humsalimu na kuanza kumhudumia kulingana na jinsi anavyo taka. Sibagui kulingana na jinsi alivyo vaa, jinsi anavyo ongea ama jinsi anavyo jibeba. Mimi hubeba wateja wangu wote kwa njia ya heshima na kwa njia ya adabu. Kwa hivyo mteja akija nimi humshughulikia jinsi anavyo taka. Nikipatana na wale wateja wagumu ambao wakona hasira ama wamenikasirikia. Mimi hujaribu kuwatuliza na kujaribu kuelewa wanahitaji bidhaa gani. Ili niweze kuwashughulikia na kuwapea ile bidha inafaa kwanjia ya heshima ambayo haitasababisha mgongano baina yangu mimi na mteja kama huyo. Jambo hili limenisaidia sana kwani nimeweza kuwa mtulivu, nimewza kuweza kuongeza faida kwani hata mteja aje na katika hali gani ama akiwa na hasira kiasi gani mimi naeza kumhudumia na kumshughulikia kwa njia ya heshima na kwa njia ya upole na utulivu hadi anatulia anatoka kwangu akiwa natabasamu Pia mimi humshukuru mteja wangu na kumkaribisha tena namueleza zile jinsi tunauza bidha zetu kama kuna kupunguka kwa bei nawaeleza na wanafurahi sana. Na shughulikia wateja wangu kwa heshima na furaha na roho changamfu.

Naapenda kusoma maoni mtandaoni. Hili hunisaidia kujua jinsi vile watu tofauti tofauti huwa na maoni tofauti tofauti kulingana na swala fulani. Hili huniwezesha kujua jinsi vile watu ama vile akili za watu tofauti tofauti hufanya kazi. Ninapo ona maoni ya watu naeza kuelewa na kujiuliza maswali katha mbona mtu andike maoni kama haya na mbona. Maoni kama haya ya mo hapa. Hili hunisaidia kurekebisha kama naitaji kurekebisha. Hili hunisaidia. Kushugulikia maoni ambayo. Watu kama ni maoni ambayo ya naeza kusaidia katika biyashara ama shuguli yangu ama ni nacho kiuza mtandaoni. Inanisaidia sana kufuatilia maoni. Ya maoni mtandaoni Kwa hivo mimi husoma sana ili kujua ni wapi ninafaa kurekebisha ni wapi ninafaa kujitahidi ni wapi ninafaa kuwacha kabisa na ni wapi ninafaa kueka jitihadazangu zote hapo. Hili hunisaidia kukuza kukuza ninacho kifanya na kukifanya bora zaidi Kwa watu ambao wana kitumia Kwa hivo mimi hupenda sana kusoma maoni Ili nijue. Bona na kwanini na nitarekebisha aje ama nitaongeza aje damana ya kitu ambacho nina jishugulisha nacho Kwa hivo maoni ni muhimu sana. Iwe imetoka mtandaoni ama wapi Kwa hivo lazima nisome ili nijue Nitawasilisha nini. Siku nyingine Ili watu waweze kupokea na kufurahia kwanjia ile inafaa.

Nina kipawa cha kudensi. Mimi ni mwana myondoko maarufu napenda sana kudensi na kuimba pia. Nina vipawa viwili. Mimi ni mwana mziki na pia mimi hupenda sana kusakata densi. Kwa hivo, hili hunifurahisha kwani, kipawa hichi hunisaidia kupata kipato, maranyingi hunisaidia kuburudisha wenzangu, ninaeza simama mahali, nieze kuwaimbia wimbo, nikipata watu wako na huzuni, nasimama na namuimbia na roho yake inaridhika. Kwa hivyo, mimi hutumia kipawa hiki, cha kuimba na kudensi, kuburudisha watu, kupea watu matumaini, kufurahisha, kuchangamusha, kubadilisha hali ya hisia kama mtu alikuwa na huzuni, nikimuimbia ama nikimdansia, nikipiga densi hapo, anafurahi na anachangamuka na anasahau matatizo aliyo kuwa nayo kwa ata kama nikwamda mchache. Pia mimi kupenda kuhu wasilisha ujumbe tofauti tofauti katika nyimbo zangu Wakati ni naitajikwe na kusududisha mgogoro kama kumekosa amani ama kumekua na tatizo lolote kwa jamii yangu Mimi hupenda sana ku wakati wameungana na simama na waimbia Hii hunisaidia kuhamashisha umoja, kukumbusha watu mbona Mbona tunafaa kwa naamani, mbona tunafaa kuishi kwa umoja, mbona tunafaa kushikiliana, mbona hatufai kumizana kama wanajami. Kwa hivyo, mimi kipawa hiki na kitumia ili kuhakikisha jamii nao ishi kwayo. Wako na furaha na wanaishi kwanjia njema na amani na mahishi miano kwa kila umoja.

Mchezo wa olimpiki ambayo, mchezo wangu wa olimpiki ambao naupenda ni mchezo wa kuogelea, napenda sana kuogelea, na ningepata kwa hakika nafasi ya kushiriki katika olimpiki, ningependa kuwakilisha inchi yangu katika mchezo huu wa kuogelea Mtezo huu naupenda kwani, nina mimi kuongelea kwangu ni kama jambo ambalo napenda kufanya katika wakati wangu wa bure. Kila wakati sina cha kufanya ama ninahisi niko chini ama ninahisi mwili wangu uko mulegevu ama sihisi niko katika hali nzuri. Mimi ili kurudi katika hali sawa, mimi hupenda sana kuogelea. Na ninapoguza maji na kuanza kupiga mbizi mwili wangu husisimuka na ninapomaliza kuogelea mawazo Kila kitu ama zile hisia mbaya zilizokuwa zinanisumbua huisha kabisa Ninapotazama wakati waogeleaji wanapoogelea Wanapoogelea katika michezo katika olimpiki Mimi huvutiwa sana kwa vile wanavyojitahidi jinsi kasi ya kufanya kasi ya kuogelea huniburudisha sana na hunipa tamanio sana nieze kushiriki Ata angalau ni kuenda kutizama watu wakipiga mbizi ama wakiogelea Nikiwaona hivi macho kwa macho. Ningependa sana Ningependa sana kuenda kutizama Pia mchezo hii Mchezo huu moja kwa moja na wakati mchezo hii inafanyika, ninatenga wakati wangu, atakama ni kwa simu kupitia televisheni, kuhakikisha kwamba, nimeitazama na kushabikia kwa sababu ni mchezo niupendao sana.

Napendelea kuvaa shati, kwani mimi hufanya kazi katika mazingira maalumu. Kwa hivo, kuvaa ti shati itakaa ni kama utovu wanidhamu na heshima. Kwa hivo, kuhakikisha kwamba jinsi ninavyo vaa na na jibeba, inaendana na mazingira ninayofanyia kazi. Kwa hivo, ninge afadhalisha ama ninge pendelea kuvaa shati. Pia mimi hupenda jinsi shati linavyonikaa na jinsi shati tofauti tofauti rangi tofauti tofauti hunipendeza naeza kupasa shati langu vizuri na kulivalia. Pia shati langu huenda na sana na suruali za mahali maalumu Ninapo vaa shati langu na suruali yangu inaeza kunifanya nionekane kama mtu ambaye anaelewa hako katika mazingira gani Kwa sababu pia ukiwa nikiwa nimevaa shati Inanionyesha kwamba ninaheshimu kazi na ninaheshimu taaluma ambayo ninaifanya Lakini nikivaa ti shati inakaa kama siuko makini kwa yale mazingira nimo Siuko sipendezi na siuko katika mavazi ya yale mazingira ninafaa kuvaa hivo Kwa hivo mimi upendelea kuvaa shati sana Kwani hiyo ndo inafaa katika mazingira ambayo nafanyia kazi kulinganisha na tishati Tishati pengine nivae siku ambazo siko kazi ni Lakini nikiwa kazi ni ama nikiwa nimetulia ama nikiwa katika mazingira maalumu ambayo hunipata sana sana nafadhalisha kuvaa shati.

Naam. Nimezaliwa mahali ambapo kijiji changu kilikuwa kinapendeza sana. Mandhari na mazingira na jinsi kulivyo ni mahali pa kupendeza sana. Nimetoka mahali kunaitwa Ngorika ambapo ni mahali kama ni nyika ambayo imezungukwa na milima. Na ni mahali ambapo mchanga wake ni mchanga wenye rotuba na ni mahali mvua hunyesha kwa wingi sana. Kwa hivyo nimezaliwa mahali kuna chakula cha kutosha, maji ya kutosha, mimea hukua vizuri sana kwa sababu mchanga kuna rotuba. Kila kitu ni cha kijani kibichi. Napenda sana mahali nilipolelewa na kuzaliwa Maana ilikuwa ni kijiji ambacho kilikuwa na watu ambao walikuwa wameingia katika ukulima na kila kitu ungetembea unapatana na ng'ombe kwa barabara Unapatana na mbuzi, kondo kwa barabara Yani ningetoka kutembea hadi shuleni Nilikuwa tu na mvuto wake niko like niko ninasalimia majirani niko nimefurahi ninapenda sana kwenye nilitoka na kukulia Nakumbuka tu mazingira wakati kumenyesha unaenda unachezea kwenye tope mzazi atakasirika nilikuwa nachapwa wakati mwingine lakini wakati huo ulinifurahisha sana utotoni wangu Nilipenda sana kucheza wakati wa mvua kulipokuwa kuna nyesha. Ningetamani sana kurudi pale lakini sasa hivi mambo yamebadilika watu wa mekata miti na si kijani kibichi kama vile kulivyokuwa wakati nilipo kuwa mdogo.

Mfanya biashara ambaye aliye bora zaidi atakuwa ni baba yangu mzazi. Baba yangu ni mfanya kazi, mfanya biashara mashuhuri zaidi katika kijiji ninachotoka. Yeye ni anaweza kukuuzia kitu chochote ambacho ako nacho. Ako na ule uwezo, mvuto, na maneno matamu matamu ya kuhamasisha wanunuzi kuja kununua bidhaa zake. Ana hana woga, yeye ni mkakamavu, na anajitahidi kuhakikisha ya kwamba anauza vitu vilivyofaa na vitu vilivyofikia vi, vilivyokubalika, vilivyokubalika. Kitu nimejifunza kwa baba yangu ambaye ni mfanya biashara ninayemtambua kama bora zaidi ni kwamba haufai kufa moyo. Baba yangu hafi moyo na haogopi yeyote ama haogopi kitu chochote. Akishakupa hakikisha kwamba umenunua kile kitu ambacho anauza haogopi ku kumkaribia mtu yeyote na kumweleza kuhusu bidhaa zake. Yeye huenda kutumia maneno yake na ukakamavu wake, anaeleza bidhaa zake kwa ustadi. Ako na uelewa wa kile anachofanya na kile anachokiuza. Kwa hivyo jambo hili husaidia sana katika biashara yake. Na amekuwa amekuwa na ubora zaidi ambao umefanya kumpea faida mingi sana. Hivi siku za usoni ningependa sana kufanya biashara naye ili niweze ku kukuwa maarufu zaidi kama yeye.

Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa nyumbani kwetu kama wakati nafasi na mda unaniruhusu napenda kwa siku zangu za kuzaliwa natembea na kusafiri hadi kwetu nyumbani kijijini ili kusherekea mimi pamoja na wazazi wangu. Ninapo enda, ninapata wamejianda, mama yangu mzazi ya menipikia, kila mtu wamefurai kuniona na najua wanakuanga wamejianda ili kuni tengenezea sherehe ambayo siyezi kusahao, kila mwaka huwa tofauti tofauti. Na ninapo enda nyumbani mimi hujawa na furaha na jiuliza leo ameniandalia nini. Wakati ninapo fika na kuona walicho niandalia kwa kweli mimi hujawa na furaha na kushukuru kwa kuzaliwa katika familia hiyo na siku hiyo. Mimi husherekea pamoja na wazazi na ndugu zangu na marafiki zangu. Sisi hukula, hukunyo vinyoji tofauti tofauti, hufurahia, watu hunipongeza, hunipea zawadi tofauti tofauti, kila mtu na zawadi yake ambazo mimi hu zipokea na kwa shukurani nyingi sana, mimi hufurahi sana siku hii Kwani ni siku ambayo ni wakati sana sana ambayo ni hauna mashuguli nyingi siku yangu ya kuzaliwa hua katika mwezi wa disemba. Kwa hivyo watu wako katika ile hali ya kufurahi kwa sababu mwaka unaisha ni karibu na shereza krisi masi. Kwa hivyo watu wako na nyoyo ya kupiana. Mimi hufurai sana wakati ni napo safiri nyumbani kusherekea siku yangu ya kuzaliwa.

Mji ambao ningependa kutembelea humo duniani ni mji wa Nairobi, Kenya. Mimi hutamani sana ningetembea ningetembelea mji huo, kwani nasikia hadithi mingi tofauti tofauti za kufurahisha kuhusu mji huo. Nasikia kuna mbuga la wanyama katikati ya mji. Na tamani sana niione kwani ni jambo ngumu sana kupata mbuga la wanyama katikati ya mji mkuu. Lakini Kenya mji wake mkuu Nairobi una mbuga la wanyama. Unanyumba na barabara zake ni safi na ni kuna watu wachangamfu, watu waliofurahi. Kwa hivo mimi natamani sana ni tembele mjua Nairobi ili nieze kuzuru katika mbuga hilo la wanyama, niweze kutembea, kujionea majengo ya lio humo, nieze kuweza kuingiliana na watu waliomo huko mjini, nione ni watu waina gani, watu wanapenda vitu gani, wanafurahia aje, niweze kula chakula zao, niweze kubebwa kwa magari yao ambayo ni maarufu sana dunia mzima, gari zao za matatu ambazo wanazipenda sana. Ninatamani sana kuzuru na kulitembelea jiji hilo kuu la Kenya. Pia ni jiji ambalo liko na mazingira, linatunza mazingira kwani pia kuna msitu Kuna msitu ambao wamepanda katikati ya jiji Natamani sana ili nidhibitishe kuwa mambo haya ambayo nimesikia kwamba sio hadithi wala ni jambo halisi ambalo lipo.

Napenda kula wakati nipo inje ya nyumbani, napenda sana kula kwa hoteli ya ambayo huuza chakula za kitamaduni na tamaduni tofauti tofauti. Humu inchini ni namoishi kuna tabaka tofauti tofauti, lakini kuna hoteli moja ambalo ni marufu sana, ambalo huuza chakula za tamaduni tofauti tofauti kwa kikao kimoja. Kwa hivyo mimi wakati nimetamani kula chakula cha kitamaduni cha tamaduni fulani, mimi hupenda wakati nakula nje na penda kujaribu chakula cha tamaduni tofauti tofauti. Ili nieze kuhusiana nao, kushirikiana nao, kupitia chakula. Kwa hivyo, kila wakati nimeenda nje na hakikisha leo nikienda na kula chakula cha tamaduni hii, alafu wako na wanao tupakulia chakula hao, chakula hicho ni watu ambao wanapenda kueleza jinsi wameotengeneza chakula hicho na wanakihusisha na tamaduni gani. Kwa hivyo mimi napenda hoteli hiyo sana. Kila wakati nikienda na pata kuelewa tamaduni tofauti. Wakati mwingine nikienda na elewa kuhusu tamaduni ya tabaka tofauti nyingine ambayo ikokatika inchi hii Kwa hivyo nafuraiha sana. Siyo utu kufurahia chakula. Lakini pia bali pia nafurahia tamaduni na tamaduni za matabaka tofauti tofauti.

Chakula cha jadi nikipendacho ni misheveve. Misheveve ni chakula ambacho kimetengenezwa na matawi ya malenge. Inakatwa na kutayarishwa vizuri na kupikwa kwenye maziwa. Chakula hiki si kitamu tu bali kimejaa madini chungu nzima. Inasaidia sana mwili kuimarisha kinga ya mwili inayokusaidia kuzuia magonjwa, inakupea ngozi nyororo, inakusaidia pia katika usagaji wa chakula na kuzuia kukaukiwa kwa choo. Napenda sana mboga hizi za kitamaduni za misheveve. Napenda sana wakati ninapokula kwa sima, ninapokula kwa mchele. Huwa ni tamu sana na unaweza kulanisha na kitu chochote. Mboga hizi pia huwa na ladha yake ya kipekee. Yaani haionji kama mboga zingine za kisasa. Hizi ni mboga hizi za msheveve. Huwa ni tamu sana kwanza pale unapoongeza maziwa pale unapopika. Mboga hizi ni tamu na mimi hufurahia sana. Ninapozipika familia yangu pia hufurahia na huridhishwa sana na chakula hiki.Napenda sana misheveve kwani ni chakula ambacho ukila si afya tu njema uko nayo ama pia ladha yake ni tamu na ya kupendeza. Kwa hivo huwachwi heti uchague ladha ama manufa, a kwa mwili vyote viko katika chakula hicho kimoja. Ndio maana mimi hukipenda sana.

Muandishi ambaye wavitabu ambaye nimpendaye sana ni muandishi aliyekuwa maarufu, aliitwa Ken Walibora lakini kwa sasa ameshaa aga. Huyo mwandishi alikuwa na ustadi na uwezo na ubunifu wa hali ya juu. Aliweza kujumuisha ubunifu ili kuweza ilikuweza kutuchorea picha sisi kama wasomaji ya mambo ambayo yanayo kumba jamii katika nchi yetu. Aliweza kueleza jinsi mambo fulani yanafanyika na kushitumu serikali na uongozi kwanjia ya ubunifu ambayo ilimsaidia kujiondoa katika shida na pia kuelimisha watu ili kupunguza, ili kuepuka na kujikomboa katika katika utumo wa uongozi mbaya. Ken aliweza kuyashugulikisha mambo kama jamii, uongozi, jinsi watu wanavyofaa kuishi pamoja, ufisadi, mambo haya yote aliweza kuyachora vizuri kwa vitabu vyake aliweza kuyafafanua kwa undani. Yaani mambo yanayo tuhusu, mambo ya kila siku na kuyaeka kwa vitabu na kuweza kutuchorea picha halisi ya ulimwengu tunao uishi sasa hivi Kwa hivyo yeye ni mwandishi nilie mpenda kwani hakuangazia mambo ya jadi alikuwa mbunifu na alitumia mbinu ambazo zilihakikisha kwamba umemakinika wakati unasoma kitabu chake na umeweza kuelewa hoja na umeelimika zaidi.